Kwa ujumla huwa ninapendelea shati au tishati kulingana na tukio husika mazingira ama lengo la shughuli ambayo inataka kufanyika mfano. Huwa ninaamini hakuna jibu moja sahihi kwa kila hali kwa sababu mavazi ni lugha ya kimya inayoonyesha heshima utu na uelewa wa muktadha wa kijamii haswa mazingira. Kwa hiyo, uchaguzi wangu wa kuvaa huwa makini sana na huwa unazingatia mahali, watu ninakutana nao na ujumbe ambao ninataka kuwasilisha. Mfano nikiwa nyumbani huwa napendelea mavazi ya kawaida na yenye faraja. Kwa hiyo, hapa kipaumbele changu ni kuwa uhuru wa mwili na utulivu wa akili. Kwa hivyo mara nyingi huwa ninapenda kuvaa tishati na suruali nyepesi pamoja na fulana rahisi. Ili niweze kusaidia kupumzika, kufanya shughuli za nyumbani, na niweze kutumia muda wangu na familia bila kikwazo. Kwa hiyo katika mazingira haya, si lazima niweze kufuata kanuni kali za mavazi, ama niweze kuvaa shati la mikono mirefu, bali huwa ninavaa kwa namna ambao inaniruhusu, nijisikie, nipo huru na mwenye amani. Alafu kama ninaenda kanisani, hua napendelea kuvaa kwa heshima na staha kwa hivyo huwa ninavaa shati ambalo na usitiri mwili wangu vizuri na kuonyesha kuwa nipo katika hali ya heshima kwa watu wengine. Kwa hiyo hapa huwa nina penda kuonyesha unyenyekevu na heshima katika mavazi yangu Kwa hiyo muda mwingine huwa ninapenda kuvaa shati lenye rangi ya utulivu kama vile samawati ama kijivu au kahawia Alafu penda kuliambatanisha na na viatu vinavyofaa ambavyo muda mwingine huwa ni viatu vieusi Kwa hiyo hunifanya nijisikie nipo mahali sahihi na hunisaidia pia kuzingatia ibada bila kuhisi nipo nje ya muktadha wa kiroho Wakati ninaenda kazini, hua ninapenda sana kuzingatia pia mazingira hayo ili niweze kuvaa vizuri Kwa hiyo mimi hupenda kuvaa shati kwa sababu ni muhimu sana kuonyesha nipo katika mazingira ya kikazi Kwa hiyo shati nimegundua napoenda kazini huwa lina niongezea taswira ya kuwa nipo makini, ninawajibika na kuonyesha kuwa ninaijali taaluma yangu. Mara nyingi napendea shati la rangi ya giza kama vile za rangi nyeusi. Ambao hupenda sana mimi nikiambatanisha na suruali nyepesi mfano kama vile ya rangi nyeupe. Napenda ulinganifu huu wa rangi kwa sababu huwa unazingatia uonekanaji wangu katika kazi yangu kuwa ni mtu ninayejali wafanyakazi wenzangu na kuonyesha kuwa pia ninayajali mazingira ya kazi na inanionyesha kuwa nina mpangilio mzuri na ninajiamini na ambalo ni jambo muhimu kwangu katika mahusiano yangu ya kikazi. Wakati ninaelekea katika sherehe ama harusi au chaguzi wangu hutegemea aina ya harusi au kiwango cha rasmi. Kwa hiyo, kwa harusi za jadi au za kifamilia, shati au tishati nadhifu huweza sana kunifaa. Mfano kwa harusi za kisasa, huwa ninapenda kuvaa shati rasmi kama vile lililo na mikono mirefu na pia hupenda sana kuzingatia rangi zinazoendana vizuri. Hasa zile zilizochaguliwa ili niepuke rangi zinazoweza kuonekana kuzidi au kushindana na mavazi ya watu wengine mfano kama bibi harusi mfano huwa napenda rangi ya kijivu au rangi ya samawati pia ambayo ni nyepesi na hutoa muonekano wa heshima na ustaarabu Kwa upande wa ulinganifu wa rangi na mitindo Hasa katika shati langu ama tishati Huwa nahakikisha kuwa pia suruali na viatu vyangu vinaendana vizuri Kwa hiyo nikichagua rangi huwa ninazingatia sana pia muonekano wangu kutoka katika juu utosini hadi katika video vyangu wa miguu nitaonekana vipi Kwa hiyo sijapendelea shati au tishati kulingana na muonekano wangu bali ni kulingana na mazingira Hali ama nikizingatia tukio ama ujumbe ambao ninahitaji kuwasilisha.

Mara nyingi ya subuhi, ninajitahidi zaidi kula chakula chinyu ya no mzuri. Ili niwezi kuupa mwili nguvu za kwanza siku na kusaidia akili kufanya kazi kwaufanisi. Kwa hiyo kia mshakinywa kwangu ni swala tu ambalo ni na itilia mkazo ili niwezi kushiba tu. Bali ni msingi wafya njema kupata nguvu kazini na niwezi kuwa na umakini katika majukumu yangu ya kila siku. Kwa kawaida, chakula kikucha subu ujumuisha vyakula vyawanga ambavyo huwa vina nipa ni shati ya raka na ndelevu. Hapa huwa ninapendelea vyakula kama vile uji wanafaka, mfano uji wa ulezi, mtama au maindi. Na pia huwa ninapenda kula mkate wangano mzima. Hawa katimungine pia huwa ninachangana vyazi vitamu vilivo chemushwa. Wanga wa inahiu nimegundu na nisedia kwa mshamwili taratibu na uweza kunisedia kuzuhia uchovu wa mapema aswa wakati wakazi. Pamoja na wanga pia mina pendaga kuongeza vyakula venye protini kwa sababu protini inasedia kujenga na kurekebisha tishu za mwili na pia usaidia mtu kushiba kwa mda mrefu. Kwa hiyo hasubui naweza kula mayaye ya kuchemisha au ya kukango kwa mafuta kidogo maziwa pia naweza nikachanganya haswa yali ya mtindi na wakati mungine uwe ninaapenda kuchanganya mboga kama vile kunde ama ninaweza nikachanganya maharagwe ama chakula chadengu Haswa kilichobaki kutokana na chakula nichokua nimekula jana Nimeona kuwa protein itaweza kunisede kwe puka njaya mapema Haswa kabla chakula chamchana na mboga za majani na matunda pia ni sehemu ya chakula ambacho pia upenda mimi kuchanganya wakati ni kila kiamshakinywa kufana mboga kama vile skumawiki ama vile kabeji uweza pia kunisedia katika kuboresha chakula changu chasubui Hasa wakati inapokula inachanganya vyakula vya protein na vyakula vya wanga na pia matunda kama vile ndizi na chungo na embe uwa napenda sana kuyela wakati huu hasoka sababu ya madini yao muhimu kama vile ya vitamin C ambayo huimarisha kinga ya mwili na malanyingi ni kila matunda haya upenda kula tunda moja au mawili ili pia yaweze kunisedia katika umengenye wa chakula tumboni. Kwa upande wa kinywaji, asubui huwa ni nakunywa chai kwa sababu chai ni muhimu sana kunichangamusha asubui. Napenda chai ya maziwa ambao huwe na viungo kama tangawizi, iliki, mdarasini na chai hii naweza kunipa joto ili niweze kuchangamusha mwili na kunifanya nijisikini potayali kwanza siku hiyo. Wakati mungine wani nabadilisha na kunywa chai ya rangi au maziwa peke Lakini haya yote hua ya nategemia ni siku ipi na shuguli ambayo niponayo Hili niweze kuwa ni nakikisha kunalisha ya uyano masayo ya subui Nimejitahidi sana kupunguza sukari nyingi na vyakula venye mafuta mingi ya subui Kwa hiyo badala ya mandazi yao vyakula vyakukango sana Nimependelea sana vyakula vina vyo chemishwa na vina vyo piko kwa mafuta kidogo Hili nweze kuseidia kulinda afya yangu ya moyo na kudibiti uzito wangu wa mwili. Kwa jumble nweze nikasema kuwa kia mshakinyo changu kime diengo kwa huyano wawanga, protein, vitamini, madini na mafuta kidogo yenye afya.

Ndiyo ni nimewai kufanya yoga na imekua ni sehemu muimu sana ya maisha yangu ya kujitunza kimwili na kiakili Asa siku za mwisho wa juma ambapo huwa ninapenda sana kufanya mazoezi haya Mara nyingi huwa ninaifanya yoga wakati wa wikendi hasa baada ya kuwa na wiki ndefu sana ya kazi na kama njia ya kupumzisha mwili imeweza pia kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha utulivu katika akili yangu Wakati mwengine huwa ninaunganishwa na mipango ya kijamii, ili tuweze kuifanya yoga pamoja. Kama vile huwa tunakula chakula cha jioni na marafiki na baada ya kufanya mazoezi, ndo tunajipata tunakula chakula pamoja. Kwa hiyo jambo hilo pia linanifanya mwisho wa juma niwe na uwezo wa kuwa na uwiano mzuri kati ya afya na mahusiano pia yangu na jamii Kwa hatua ya mbele zaidi niliweza kujiunga rasmi na mbadasa ya yoga ili kujifunza mbinu sahihi kutoka kwa wakufunzi asa waliobobea katika fani hiyo Hapo nimeweza kujifunza mikao mbalimbali kama vile ile ambayo inajulikana kama asanas, mbinu za kupumua, ambao uwa wanaita pranayama na mazoezi ya kutafakari ambao huwa wanaita meditation. Darasa ile ambao nimejiunga nagundua kuwa linanisaidia kuelewa kuwa yoga siyo mazoezi ya mwili pekee bali ni mfumo mpana ambao unanisaidia kuchanganya nidamu ya mwili wangu, akili na pia pumzi. Na kufanya yoga katika kundi pia kunaweza kunifanya niweze kuendelea kuwa na motisha na kwa sababu uwa ninajifunza kutoka kwa wengine na kushiriki uzoefu tofauti na watu hawa. Kwa upande wa faida za yoga nimeweza kugundua kuwa ninapokuwa nafanya yoga ninaweza kuboresha unyumbufu wa mwili wangu na pia ninaimarisha misuli yangu na ninaweza kupunguza maumivu asa yale ya mgongo au shingoni ambao huwa yanatokana na kukaa muda mrefu kazini. Pia nimeweza kusaidika katika afya ya kiakili na nimegundua kuwa kupungua kwa msongo wa mawazo kuweza kunisaidia hasa katika kuboresha kazi zangu na pia huwa ninapata usingizi bora na uwezo mzuri wa kuzingatia kazi yangu. Yoga pia imeweza kunifundisha nidamu na umvumilivu sa haswa kwa sababu maendeleo yake yanakuja taratibu na huwa yanaitaji kuwa na subira. Kwa hiyo napokuwa nikifanya yoga imeweza kujenga subira katika maisha yangu. Na katika maswala yangu ya kiakili, nimekuwa mtulivu zaidi hasa katika kushughulikia changamoto za kazi, hata zile za maisha ya kila siku. Na kwa hivo, nimependelea sana nisikose darasa rolote la yoga ambalo hua nimejiunga nalo. Hata hivo pia, kuna changamoto ambazo nimekutana nazo katika jambo hili la kufanya yoga. Mfano kwanza matokeo yake ninaona kama huwa yaji araka kama vile mazoezi mengine ya nguvu yanavokua yakifanywa. Kwa hiyo ninaona pia tofauti na mimi marafiki zangu pia wanaweza kukata tamaa mapema na kuachia yoga araka njiani kwa sababu matokeo yake hawajayaona Pili, kama huwa sifanyi yoga kwa mwongozo sahihi, nimeona baadi ya mikao inaweza ikanisababishia majeraha hasa kwa kwa zile kazi ambazo huwa ninazianza za yoga ama yale matatizo ya awali ya viungao ambao nilikuwa nayo yanaweza yakajirudia kwa sababu ya mikao hii. Nimeweza pia kuona pia unapojiunga na madarasa ya yoga Kunaitaji gharama pia na hasa wa katika zile za usajiri na muda maalumu Jambi ambalo wakati mwingine ninaona linaweza kuwa changamoto kwa ratiba yenye shughuli nyingi hasa wakati ninachanganya yoga na kazi zangu Lakini kwa jumla nimeeza kuona kuwa uzoefu wangu wa yoga umekua ni uzoefu ulio chanya na wenye manufaa makubwa hasa ninapoiunganisha na maisha yangu ya kijamii na vile hasa nikikutana na marafiki hasa wakati wa wikendi na pia ninaona yoga inanisaidia kupata uwiano kati ya afya yangu ya mwili afya yangu ya akili na mahusiano pia ya kijamii lakini licha ya changamoto zake ninaona kuwa yoga ni uwekezaji mzuri katika afya yangu hasa ile afya yangu ya muda mrefu na itanipa ustawi mzuri wa maisha yangu kwa ujumla.

Mimi hupenda sana kuamka mapema, lakini pia ninapenda kufanya kazi zangu za usiku. Kwa hiyo, jambo la kuamka huwa linategemea sana mazingira, aina ya shuguli ambayo ninaifanya au majukumu ambayo ninayo siku hiyo. Kwa kawaida siku zangu za kazi huwa ninapendelea kuamka mapema asubui kwa sababu akili yangu huwa katika hali ya utulivu na umakini mkubwa. Na asubui pia inanisaidia nafasi ya kupanga siku yangu vizuri, kupitia ratiba zangu na pia ninaandaa majukumu yangu ya kazi na wakati mwingine huwa ninafanya mazoezi mepesi au kunywa chai ili niweze kuwa na utulivu kabla ya kuanza shuguli rasmi Kipindi hichi nimeweza kupata kinanisaidia sana kuwa na nidhamu pia ninaianza siku kwa nguvu na ninapunguza msongamano wa mawazo unaweza kutokea badaae ama ule ambao hutokea badaae mchana kwa kutoamka asubui vizuri au kuwa na shughuli nyingi za asubui ambazo hazina mpangilio Hata hivo kuna wakati ambapo nimeweza kufanya kazi usiku hasa wakati ninaona kazi ninazozifanya, muda huu unanifaa zaidi Kwa hiyo, wakati huu ninaona huu unanipa utulivu mkubwa, unanifanya niwe na ubunifu na unaniwezisha pia kukamisha kazi ambazo zinaitaji umakini wa kina. Usiku nimeweza kugundua pia huwa una ukimya na hakuna simu nyingi ambazo ninaweza zikapokea hasa zile za usumbufu. Jambo ambalo ninaona linaniruhusu kuzingatia kwa undani kazi za kuandika ama zile za kufikiria zaidi ama kama nahitaji kufanya uchambuzi wa kina ama kuangalia ripoti za maabara ambazo zinahitaji mpangilio wa mawazo. Na ninaona kuwa hali hii huwa inajitokeza zaidi wakati nina miradi maalumu ama nina maandalizi ya mawasilano au pale ambapo nipo katika harakati za muda wa mwisho na haswa pale ninaona muda wa mwisho umekaribia kabisa. Ingawa kufanya kazi usiku naona pia muda mwingine kunaweza kukanichosha lakini huwa ninahakikisha napata mapumziko ya kutosha ili niweze kuepuka athari za kiafya. Ninaweza nikasema kuwa kwa ujumla uwezo wangu wa kuendana na hali nyingi sana umeniwezesha kuweza kujipanga kuamka asubui na mapema au muda mwingine pia kufanya kazi zangu usiku na haya yote naona yanalingana na tukio au mahitaji ya wakati huo, lakini huwa ninajaribu kudumisha uwiano mzuri kati ya usingizi, kazi na muda wa kupumzika ili afya yangu izidi kuwa bora na msingi wa utendaji wangu mzuri uzidi kuimarika. Kwa hiyo uwezo huu wa kubadilika kumeweza kunisaidia kuwa na tija mbali mbali nzuri zaidi ambazo zinanisaidia kushugulikia majukumu tofauti kwa ufanisi na ninapata kuwa ninahakikisha kuwa majukumu muhimu ninayakamilisha bila kuathiri ustawi wangu haswa wa binafsi na ule wa kiafya.

Kuwatia moyo wenzangu ni jambo ambalo linanipa umuhimu sana kwa sababu ninaona, ninapowatia wenzangu moyo, ninaongeza mshikamano na ufanisi wao kazini. Mimi huwa ninaanza kwa kuwasikiliza kwa umakini, ili niweze kuelewa changamoto wanazokutana nazo, mawazo ambao wanayo na malengo yao pia ya binafsi. Huwa ninasikiliza mambo yao jinsi wanavyoyawakilisha na ninaweza kuona kusikiliza huku kunawafanya wajisikie kuthaminiwa na kuheshimiwa jambo ambalo linaniongezea kujiamini katika kazi zangu na kunanitia masaa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pia huwa ninapenda kutambua na kusifu jitihada zao ambazo wanazionyesha kazini hata kwa mambo yale yanayoonekana kuwa ni madogo kazini. Kwa sababu ninaona kuwa ninapokuwa nikiwapongeza na kutambua jitihada zao, ninaweza kuwapa motisha na kuwafanya wajione kuwa wanamchango mkubwa sana na ulio muhimu katika timu yetu pale kazini. Pia huwa ninatoa msaada wa vitendo pale inapowezekana kama vile kushirikiana nao katika kutatua tatizo ama kuelekeza rasimali mbali mbali ambazo zitatusadia kushiriki pamoja hasa kuongea kuhusu uzoefu wetu na mipango yetu kuiweka katika hali iliyo pamoja. Na jambo hili linaonyesha umuhimu mkubwa sana katika kuwatia moyo na kuendelea kujiamini na pia kuniamini mimi pia. Huwa ninahimiza kazi ya pamoja, huku nikisisitiza kuwa mafanikio yetu, si ya mtu binafsi, but bali ni ya timu nzima. Na jambo hili limeweza kuleta uwiiano kati yetu na kututia motisha zaidi. Na wakati wa changamoto au wakati ambapo kuna makosa huwa ninajaribu kuwahamasisha kwa mtazamo chanya halafu nikisisitiza waweze kujifunza kutokana na hali hiyo badala ya kulaumu hali hiyo. Na nimeweza kufanya hivyo na kujenga mazingira ya kujiamini na mazingira ya kujifunza ambapo kila mtu kati yetu anahisi kuwa anaungwa mkono na sisi wote tumeonyesha motisha wa kuendelea kuboresha utendaji wa kazi zetu.

Ushauri ambao mimi ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa aweze kujiamini, ajitambue na aendelee kujifunza katika kila hatua ya maisha yake. Kila mtu ana safari yake ya kipekee, kwa hiyo ni busara kujilinganisha na jinsi, jinsi unapata mwendelezo wako mwenyewe katika maisha. Kwa hiyo nimeweza kugundua si busara pale ambapo watu wengine wanaweza kujilinganisha kati yao na wengine wanaoonekana kuwa na maendeleo kupita kiasi. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu aweze kutambua nguvu na udhaifu wake kisha afanye kazi juu yake kwa subira na nidhamu. Na changamoto au makosa ama hata kushindwa nimeweza kujua ni semu ya mchakato wa kujifunza. Kwa hiyo ningependa kumpa mtu mwingine busara au shauri kuwa vitu hivyo haviwezi kumfafanua mtu bali huwa vinampa mtu uzoefu na hekima. Na badala ya kukata tamaa ni vyema mtu kuyaona matatizo kama fursa ya kujiboresha kwa hiyo mtu anahitaji ajitie moyo. Na ni pia nimeweza kuwapea ushauri watu kuwa waeze kusoma vitabu, waweze kujifunza kutoka kwa waliotangulia ambao wameacha uzoefu huo katika maandishi na wawe tayari kubadilika kulingana na mazingira ambayo ya naweza kuwajenga watu kuwa zaidi imara kiakili ama kitaaluma Ushauri wa pili ambao ningependa pia kuwapa watu ni kuwa, waweze kuthamini maadili, mahusiano na afya kwa ujumla. Mafanikio ya kweli hayapo kwenye kazi au kipato pekee, bali pia yapo katika namna mtu anavyowatendea wengine na anavyoishi pia kwa amani na nafasi yake katika jamii. Kwa hiyo, ninawaambia watu waweze kuwa waaminifu, wenye heshima na wenye huruma nyingi, ili waweze kujenga uaminifu na mahusiano ya kudumu, iwe ni kazini, nyumbani au katika jamii. Vile vile, pia mimi hupenda kuwaimiza watu, wasisahau kujali afya zao za kimwili na akili. Waweze kula kwa usawa, waweze kufanya mazoezi, waweze kupumzika kwa kutosha, waweze kutenga pia muda wa burudani, na haya yote wakiyatilia maanani, yataweza kusaidia maisha yao kwa ujumla. Kusawisha pia kazi na maisha binafsi, yataweza pia kuwasaidia kuepuka msongo wa mawazo na pia wataweza kupunguza kuchoka kwingi ama uchovu ambao unatokea kupita kiasi hasa kwa wale ambao hawajapata uwiano kati ya kazi zao na maisha yao ya baada ya kazi Kwa hiyo watu wanapokuwa wakichanganya bidii, maadili mema, na wanapokuwa wakijijali wataweza kujenga maisha ambayo yana mwelekeo mzuri na maisha ambayo yanawafurahisha wao wenyewe na maisha ambayo yanawapa mafanikio ya kudumu ambayo hata wanajamii wengine wataweza kushuhudia na wahitaji pia kuiga mfumo wa maisha ya watu hao ambayo wanaendesha wenyewe.

Napenda kutembelea maeneo mbalimbali na inalingana na muda hali ya hewa na kusudil a kutembea Kwa sababu ikiwa ninaitaji kupumzika ama kufanya mazoezi ama kutafakari mambo hayo huwa yananisaidia kuchagua eneo ambalo ninapenda kutembelea mfano nikitembea katika ufukwe ya bahari uwe ni mojawapo ya maeneo ambayo ninapenda sana hasa wakati ninatembea kando ya bahari ilio na mchanga mzuri ambapo ni wakati wa asubuhi ama jioni na ninapata utulivu mkubwa sana kutokana na sauti ya mawimbi, upepo, ambao mda mwingi huwa ni muanana, umebeba harufu ya chumvi na faida ambazo pia ninazipata ni nyingi zaidi mfano ambazo uwa zinatuliza akili yangu, zinapunguza msongo wa mawazo na pia unisaidia kuboresha mzunguko wa damu kutembea kwenye mchanga pia nimewaza kugundua kunanisaidia kupata nguvu ya misuli ya miguu na kuboresha usawa wa mwili pamoja pia mandhari ya bahari hua pia yananisaidia kupata mvutio ulio ni wa jabu kwa sababu mvutio huu huweza kuamsha ubunifu na hisia chanya katika maisha yangu Lakini changamoto kama vile jua kali haswa nikiamuwa kutembea wakati wa mchana ama ni uchovu ambao unaeza ukatokana na kukanyaga mchanga ambao ni mzito ama wakati mwingine upepo kuwa mkali, au kuweza kuleta pia usumbufu ambapo pia unaeza ikachangia sehemu ambapo usitembee mara kwa mara kando ya bahari ila tu kutembea kwa muda ambao unaona unakufaa. Lakini pia sehemu nyingine ambao pia napenda kutembea ni eneo ambalo lina misitu ama miti au vichaka vingi. Napenda kutembea maneno haya hili niweze kujisikia nipo karibu na asili kwa sababu ya kelele za ndege, sauti ya majani, hasa yanapokua yakitikisika kwa sababu ya upepo ama ni hewa safi ambayo utokea katika misitu hiyo ambao sana huwa inachangea ustawi wa akili yangu. Na faida zake ninaona ni pamoja na kupunguza pressure ya damu, huwa ninaboresha umakini na kumbukumbu Napenda pia kuongeza ustaimilivu wa mwili kwa sababu ya ardhi hii ambayo huwa ni Si tambarari kwa sababu katika msitu kuna kupanda na kushuka Kwa hiyo unapata kuwa ninaongeza ustaimilivu wa mwili kwa sababu haya ni aina ya mazoezi Pia msitu pia huweza kunipa kivuli hasa kile kinachotoka katika miti na jambo hili huleta kustarehe katika maisha yangu na mwili wangu kusikia upo vizuri hasa wakati ule kuna joto Lakini pia kuna changamoto ambazo pia ni huwa ninapenda kukumbana nazo kama vile kuna wadudu wengi pia barabara za mstuni hazipo sawa na pia nisipokuwa makini ninaeza pia nikapata majeraha madogo na pia kuna hitaji la tahadhari za usalama kwa sababu ya kuezekana kuepo kwa wanyama pori Lakini mbali na bahari na misitu pia kuna sehemu nzuri za kutembea ambazo ni kama vile bustani za uma hasa katika jiji la Nairobi na mitaa ambayo ni mitulivu ambayo imejengwa mjini. Mfano ninapokuwa nikitembelea bustani wa Nairobi hua ninapata mchanganyiko wa asiri na uraisi wa upatikanaji wa bustani huo Kwa sababu bustani huo upo karibu na sehemu ambapo ninaishi na huwa ni mahali pazuri pa kutembea Iri niweze kupata mazungumzo ambao ni wepesi na watu wengine na pia niweze kupata muda kutafakari kimya kimya katika maisha yangu na faida zake ni nyingi kuna usalama, kuna uraisi wa njia Pia ninaona kuwa kuna uwepo wa miundo mbinu mingi sana kama vile viti na maji ambao inaweza kuchangia kupata nafasi nzuri ya kujivinjari katika bustani hizo. Lakini tofauti na hiyo pia bustani hizi azijakosa changamoto zake kwa sababu huwa zina msongamano wa watu wengi na kelele pia za mjini zinaweza pia kuniathiri nikiwa maeneo haya. Lakini kwa ujumla huwa ninapenda kutembea katika maeneo haya yote ambao nimweza kuyataja. Ili niweze kudumisha afy yangu ya mwili na ya akili na pia niweze kupata mtazamo mpia wa maisha na niweze kunijaza mimi kupata nguvu ya kufanya kazi siku ambazo zinakuja.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, huwa ninayachukulia kama sehemu ya kawaida ya ukuwaji wa kitalamu na maendeleo ya tasisi. Hatua ya kwanza ambayo huwa ninapenda kuchukua ni kuelewa chanzo na lengo la mabadiliko hayo. Huwa ninaditahidi najitahidi kupata taarifa sahihi ambayo mmmmm huwa itaweza kunifamisha kwanini mabadiliko hayo yameweza kufanyika na kwanini yanatarajiwa wakati huo. Hasaa pale ambapo mabadiliko hayo yataleta matokeo naniweze kugundua ni matokeo ya aina gani. Mfano kama vile yakiwa ni mabadiliko ya mifumo, taratibu, ama teknolojia au muundo wa timu. Mtazamo huu nimeweza kuona unanisadia kupunguza hofu au upinzani wa awali ambao unaeza kunipa msingi wa kupanga hatua ambazo zinafaa au zinazufuatwa kwa uelewa wampana. Hatua ambayo pia huwa ninapenda kuichukulia ni kujifunza na kubadilisha aaa kwa vitendo vyangu. Ninapopaswa kutumia zana mpya za kidigitali hua nipotayari sana kujifunza zana hizi ama ikiwa ni m mbinu mpya ya kazi au viwango vipyaa vya utendaji hua ninajipanga ni uweze kujifunza kupitia mafunzo mbalimbali ama kusoma miongozo na kuuliza maswali kwa wenzango au wa simamizi ama ambao huwa na wanafahamu mabadilliko haya huwa penda n Huwa pia ninapenda kukubali aaa kwa kuwa wamu ya mwanzo inaweza ku pia ikanisadia aaa kuweza kurekebisha makosa ambayo ningeweza kuwa ku kuyafanya au ucheleweshaji ambao ungeweza kulipata wakati huo.Lakini pia ninaona jambo hili kama sehemu ya kujifundisha kwa hiyo huwa ninapenda kupunguza wasiwasi wangu na nimeweza kuona pia nikiwa na uvumilivu na nidhamu hmf huweza pia kunisaidia kuzoea taratibu mpya ambazo hizi hujitokea kwa sababu ya mabadiliko na kunipa pia ufanisi iliniweze kuonyesha ubora wangu kazini.Lakini zaidi ya haya huwa pia natumia mawasiliano wazi na pia ninashirikiana na timu zangu aaa mbalimbali ilituweze kukabiliana mabadiliko haya kwa upamoja wenzangu hunisidia pia kubadilishana uzoefu, changamoto, hunisidia pia kupata suluhisho kwa sababu, tunapokuwa tunafanya kazi kwa pamoja, tunapunguza mzigo wa mtu moja ambao angeupokea kwa sababu ya kujujisha mwenyewe katika kazi hiyo. Pia pale nikiona inawazekana, huwa tuna toa maoni ya kujenga kuhusu kinachofanya kazi vizuri na kinachukua kinahitajika kuboreshwa hasa tukilenga aaaaa kuboresha michakato mbalimbali ambayo ni mchakato mzima.Na jambo hili limeweza kunisaidia kujenga aaa uaminifu na mazingira chanya hasaa wakati wa kipindi ambacho nikigumu hasaa kilicho mpito hatimaye huwa ninapenda sana kudumisha mtazamo chanya na wa muda mrefu ili niweze kupata na badiliko pia zuri s si kwa kazi tu! Bali hata kwa mimi mwenyewe. Kwa hiyo huwa ninajikumbusha kuwa mabadiliko mengi ya nalenga kuongoza ufanisi, kuleta ubora au usalamu wa kazi Hata kama mwanzoni yanaweza yakaonekana kuwa magumu. Kwa hiyo pia huwa ninajali ustawi wangu binafsi kwa kusimamia mda wangu vizuri kupumzika napohitajika. Na pia huwa ninadumisha usawa aaaaa kati ya kazi na maisha yangu ya binafsi na nafanywa hivyo ninaweza kukabiliana na mabadiliko kwa utulivu kujifunza kutokana nayo na pia ninatumia nafasi hii kama furusa ya kukua na kuongeza tamani kazini.

Huwa ninapenda kusoma maoni ya watu mtandaoni wakati ambapo nimepata muda kwa sababu hii ni njia moja nzuri ya kupata mitazamo tofauti kujifunza na kuzungumza na wengine bila kizuizi cha kijiografia. Kwa mfano, nikisoma maoni kwenye makala ya habari kama vile machapisho ya mitandao ya kijamii au makundi ya kitaalamu mara nyingi huwa napata maoni yenye ukweli wa kipekee na uzoefu wa moja kwa moja kutoka kwa watu wengine. Jambo hili limeweza kunisaidia kupanua mtazamo wangu na kunisaidia kuelewa jinsi maswala mbalimbaya yanavyoshikiliwa na watu wa tamaduni, taaluma au sehemu tofauti za dunia hii. Na zaidi ya hayo, pia huwa ninasoma maoni ambayo yananipa fursa ya kujihusisha kisaikolojia na kijamii, kwa iyo mara nyingi huwa napitia maoni yenye hoja za kijamii, kisiasa, au hata za brudani. Na huwa nakusanya wazo au hoja moja ambazo hasa zile ngeweza kunisaidia kuunda maoni yangu mwenyewe, au hata kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano. Hata hivyo huwa napenda kuchambua kwa makini ili niweze kuepuka maoni yale ambayo yatanipa upotoshaji au yataweza kuniletea chuki kutoka kwa maoni chanya, mimeweza kugundua mara nyingi na uwa ninapata motisha kama vile uwa ninaona wenzangu wakishiriki uzoefu mzuri au mbinu za kufanikisha jambo fulani na kwa upande mwingine maoni haya ninaona huwa yananisaidia kujenga hoja za msingi na kunipa tija katika maisha yangu masuala ambayo pia yananipa motisha kuendelea kufanya bidii kutokana na kujifunza na wengine. Lakini pia maoni haya ninaona muda mwingine yanaweza yakawa ya ku ya kudhuru hasua pale ambapo maoni ambayo si ya msingi ambao uwa muda mwingi huniarifu kuwa ni muhimu sana niweze kufanya uchambuzi wa makini na niweze kuchambua ukweli kabla ya kuamini au kuchukua hatua kwa sababu ya kusoma maoni haya mtandaoni. Pia ninaweza kusoma maoni mtandaoni ambayo yanaweza kunisaidia kuboresha uwelewa wangu wa teknolojia na mitandao ya kijamii. Haswa pale ninapukua nikisoma maoni kwenye forum kama vile Reddit, LinkedIn au Twitter na naweza kujifunza jinsi watu wanavyotumia lugha, muundo wa hoja na jinsi wanavyofanya maamuzi ya haraka hasa mtandaoni. Na naona jambo hili, linaweza kunisaidia kwa makini zaidi kuhusu maadili ya mtandao, pia huwa napata ujumbe kuhusu usalama wa data na jinsi ya kuwasiliana kwa heshima na kuelewa. Ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni na si tu kwa ajili ya burudani, hili ni kwa ajili ya kupata mafunzo mengi na kutumia jambo hili kama chombo cha kujifundisha, kushirikiana na kuimarisha mtazamo wa kijamii na kitaaluma sa kwa maisha yangu mi mwenyewe. Na ni njia bora ninaona ya kukuwa kielimu na kunisaidia mimi kuwakilisha hoja zangu za za maana katika jamii hasa zile hoja ninazopata zimejengwa katika mitandao ya kijamii na hata kielimu katika maisha yangu nimeweza kuboreka kwa sababu kila siku ninapata elimu mpya kutokana na kusoma makala mapya katika mitandao hii na katika maisha yangu ya kibinafsi, pia ninaweza kupata ujumbe ambao unanisaidia katika kujenga mwili wangu, hasa katika maswala ya kiakili, kisaikolojia na hata katika mwili wangu, haswa katika kufanya kazi kwa sababu ya ujumbe ninaopokea huko huwa ninautilia maanani katika shughuli zangu. Na nimeona hii ni njia bora ya kukua katika hali zote hizi za kimaisha, hasa elimu, jamii na maswala binafsi na uwelewa wangu pia umeza kuchangia kukua vizuri na pia na mimi nina ninaweza kuchangia hoja ambazo ni chanya, zinazosaidia kujenga jamii na kufanya dunia kuwa mahali pema pa kuishi kwa sababu ya mitazamo yangu ambao ni chanya.

Huwa ninahakikisha kuwa kila mwezi kazini kwangu ninaweka malengo ili niweze kuhakikisha kuwa ninafanikisha kazi zangu kwa ufanisi na kwa mpangilio mzuri. Hata hivyo miundo mbinu yangu hii ambayo huwa ninaiweka huweza kunisaidia katika kuhakikisha kuwa ninakuwa mfanya kazi bora na ambaye pia si katika maisha yangu mwenyewe bali hata kwa wafanyakazi wenzangu. Kwa hiyo huwa nina hatua ambazo nimeziweka na moja ya hatua ni kuwa huwa ninatambua malengo yangu makuu ya mwezi huu na kuhakikisha kuwa nimeyaelewa vizuri. Kwanza huwa ninaangalia majukumu makuu ya timu yangu, ambayo yapo katika orodha ya mwezi huo na haswa yale ambayo huwa mimi nipo katika usimamizi wake. Kwa mfano, kama mimi ni mfanyakazi katika maabara, huwa malengo yangu yanaweza kuwa katika kumaliza seti ya vipimo vya maabara, huwa ninahakikisha kuwa vifaa vyote vinafanya kazi vizuri na huwa ninaandaa ripoti za kila wiki na hapa ninaona kuwa kuandika malengo yangu kwa uwazi yanaweza kunipa mwongozo mzuri wa kumaliza kazi zangu. Mfano, huwa ninakamilisha uchambuzi wa sampuli mia tano za maabara. Kwa hiyo ninaandika chini lengo hili kukagua na kusafisha vifaa vyote vya upimaji, kuandika ripoti ya matokeo ya maabara kwa usahihi. Kwa hiyo hayo yote ni malengo ambayo huwa ninayatambua mwanzoni, na kuyaandika chini. Halafu jambo la pili ambalo ninafanya huwa ninagawanya malengo makuu kuwa hatua ndogondogo. Mfano, malengo makuu ambayo yanaweza kuonekana makubwa huwa ninayagawanya katika sehemu ndogondogo ambazo zinazoweza kuyafanya yaweze kufanikishwa mfano kila wiki hadi mwezi uweze kuisha. Na hili jambo huweza kunisaidia kudhibiti muda na kuhakisha kuwa sichelewi. Kwa mfano, wiki ya kwanza ninaweza nikachambua sampuli mia moja ishirini na tano, na kuhakikisha kuwa vifaa vinafanya kazi. Wiki ya pili nikachambua sampuli zingine mia moja ishirini na tano na nikasafisha na kurekebisha machine. Wiki ya tatu pia nikachambua sampuli za namna hivo hivo na nikaandika ripoti za awali. Na wiki ya nne nikaweza kukamilisha uchambuzi wa mwisho wa ripoti ya jumla na kuweza kuiwakilisha ripoti kwa mamlaka inayofaa. Pia jambo la tatu, huwa ninatumia mifumo ambayo imewekwa kama vile mfumo wa SMART ambayo huwa umewekwa kwa ajili ya maelekezo yetu ya kutusaidia sisi kupanga mpangilio wetu. Katika smart alama ya kwanza ya 'sha' huwa inamaanisha 'specific' ambao ni kuwa na uwezo wa kuonyesha uwazi na umaalumu. Na ya pili ni 'ma' ambayo ni measureable ambayo inatuonyesha uwezo wa kuweka malengo ambayo yanapimika. Namba ya tatu ni achievable ya A ambayo inamaanisha achievable ambayo inaonyesha kuwa ni malengo ambayo yanawezekana. Alafu 'ra' ambayo inamaanisha relevant inaonyesha kuwa malengo yanaendana na kazi na majukumu yangu. Alafu 'ta' ambayo inamaanisha time bound ambayo inaonyesha kuwa malengo ni yenye muda wa mwisho. Mfano nikikamilisha uchambuzi wa sampuli mia tano na kuandika ripoti kila wiki kabla ya mwisho wa mwezi ninakuwa nimetumia neno hili au mfumo huu wa smart. Na katika pia swala hili pia huwa ninapangilia vipaumbele, ninaweza kutambua ni kazi gani ambayo ni muhimu zaidi na ambayo itanitolea matokeo ambayo ni makubwa. Na jambo hili linaweza kunisaidia kuepuka msongo wa kazi na ninazingatia mambo ambayo yananipa faida zaidi. Na jambo la tano huwa ninafuatilia maendeleo yangu, ninatengeneza journal ama spreadsheet ambayo inaeza kunisadia kufuatilia kila wiki ni hatua gani, nimekamilisha na ni zipi ambazo bado, sijakamilisha na jambo hili linaweza kunisadia kubaini matatizo mapema na kurekebisha mipango yangu ambayo, nimekua nikirodesha. Na jambo la sita huwa ninatathmini mwishoni mwa mwezi huwa nafanya tathmini ambayo itanisaidia kuweza kuangalia mafanikio yangu ikiwa niliweza kutimiza jinsi nilivyokuwa nimepanga. Na malengo yangu huwa yamekamilika vizuri na huwa ninapata motisha na kuendelea kutumia mbinu hii ili niendelee kuboresha au utendaji wangu wa kazi wa kila mwezi.

Changamoto nyingi ambazo nimekutana nazo kazini huwa zinatokea kutokana na mchanganyiko wa mazingira, rasilimali na mausiano ya kikazi. Mfano katika maabara changamoto, hizi ambazo nimekutana nazo zimeweza kuwa ni zile ambazo ni za teknolojia, maswali ya biyashara, hawa hata maswala ya kijamii na huwa zinaathiri utendaji wangu wa kazi wa kila siku. Kwanza teknolojia au maswala ya kufundi ndio ndiyo changamoto kubwa ambayo nimekumbana nayo na mara nyingi vifa vya maabara vinaweza kukosa usahihi au kuaribika na hili jambo ambalo huwa linaitaji muda wa ziada kurekebisha na kabla ya kuendelea na vipimo ambavyo huwa ninafanya kwenye maabara. Pia sampuli ambazo hua zinapatikana zinaweza kuwa chache au zisizo katika hali nzuri na jambo hili huwa linaniatiri hasa katika matokeo yangu na kufanya kuwa katika mabara yangu niweze kuatirika katika utendaji kazi wangu. Kwa mfano nikikosa sampuli za kutosha au zikiwa na uchafu, matokeo yake huwa hayataweza kuwa sahihi na hili jambo huwa linaweza kuongeza msongo wa kazi hasa wakati kuna mda wa kufanikisha ripoti za haraka ambazo zinaitajika. Pia kuna changamoto za muda na mzigo wa kazi ambazo ni changamoto kubwa sana na wakati mwingine huwa majukumu yanazidi na yanakuwa nguvu ya nguvu sana ambayo yanaitaji nguvu za nguvu nyingi za watu wengi kwa sababu nguvu za mtu moja haziwezi na kufanya kushugulikia kazi zote kwa wakati kwa changamoto sana. Na kwa mfano, kwa wakati ambapo ninasimamia sampuli nyingi, huwa ninaweza kufanya hakikisho ya matokeo ambayo nimipima katika mashine na niweze pia kuanda reporti na wakati moja inaweza nikapata changamoto hasa pale ninapokua nipo mwenyeo na jambo hili huwa linaongeza msongo wa mawazo katika maisha yangu mara nyingi na huwa ninalazimika kufanya kazi hadi usiku hili niweze kumaliza malengu ya kila siku. Changamoto nyingine ambayo huwa ninapata ni ya kijamii ama ile ya kushirikiana na wafanyakazi wenzangu kwa sababu kazi hizi tunazofanya mara nyingi zinahusisha kazi ambazo zinafaa zifanywe kwa timu na kwa hiyo kila mtu anamtindo wake wa kufanya kazi na mda mwingine mtindo unaweza usuiyane na kila moja katika kundi letu kwa hiyo napokuwa nikikalibiana na kutoelewana katika kazi yangu asa kwa wafanyakazi wenzangu au kunapokuwa kuna upungufu wa mawasiliano. Huwa nina pata changamoto na ninaona kuwa nijambo ambalo huwa linarudisha kazi yangu kwa hatua kubwa sana. Pia mara nyingine kunaweza kuwa na sera ambazo hazileti ushirikiano au zile sera ambazo zineza zikafanya kue na changamoto kama vile za kifeda au kukosefu wa vifa au vipimo vya ziada na unapata kuwa kazi yangu inaweza kuathirika kwa kiasiki kubwa. Pia kuna changamoto ambazo zimekua nifrusa nzuri ya kuweza kujifundisha na sa ninapo kalibiana nazo huwa ninajifunza ufundi zaidi namna ya kuweza kusimamia mda na mawasiliano bora na jambo hili limekua linakuza uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ufanisi hata wakati nipo uchini ya hali ngumu na huwa ninaweza kufanya kazi ambazo zinanifanya zaidi niwe mtalam na mwenye uzoefu zaidi na kujifunza zaidi kutoka katika changamoto hizi.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni sehemu muhimu sana ya mafanikio kazini. Hasa katika mazingira ya maabara au taasisi za kiafya, zinazofanya kazi ambazo zinafanana na kazi zangu. Ushirikiano mzuri unaathiri moja kwa moja ufanisi wa timu, huleta ubora wa kazi na hali ya kazi kwa kila mfanya kazi huwa endelevu na nzuri. Kwa hiyo mimi huwa ninahakikisha kuwa tunafanya kazi kwa kujenga mawasiliano ya wazi na wenzangu ili tuweze kuhusisha kuwasiliana mara kwa mara kuhusu kazi tunazokua tunazifanya na jambo hili uweza kunisaidia pia hata kuzungumza kuhusu changamoto zinazo jitokeza na malengo pia ya timu yetu huwa tunayapa kipaombele. Kwa mfano, kabla sijaanza kufanya vipimo vya mabaara au kufanya mradi unaohusiana na kazi yangu, mimi uweza kupanga na wenzangu na kuhakisha kuwa kila mtu anafahamu majukumu yake hili tuweze kuepuka mkanganyiko au kurudia kazi moja moja ambayo ni kila mtu anairudia akiifanya iyoiyo. Pia jambo hili linaweza kutusaidia tunahakikisha kuwa kila sampuli au data inashughulikiwa kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Pia mimi huwa napenda kushirikiana kwaheshima na kusikiliza maoni ya wengine na jambo hili linasaidia niweze kuwapa kipaombele wafanya kazi wenzangu. Hasa kuweza kupata uzoefu wao na maarifa yao na jambo ambalo maranyingi huwa linasaidia pia maoni yao kuwa ya kuboresha matokeo yetu kwa pamoja. Mfano wakati wa kufanya uthibitishaji wa matokeo ya maabara au ninapokuwa niki jaribu kutafuta makosa ya mashine au kuboresha mashine zaidi huwa ninasikiliza mapendekezo ya wenzangwa ambayo huwa yananisaidia kupata suluhisho haraka kuliko kufanya kazi peke yangu na jambo hili limeweza kujenga hali ya kuaminiana kati yetu na kila mtu anajisikia kuwa yupo sehemu ya timu na jambo ilo tupamotisha zaidi kufanya kazi kwa bidii na jambo la tatu mimi huweza kufanya kazi kwa kushirikiana kwenye majukumu makubwa au yale majukumu ambayo ni ya mradi wa muda mrefu mfano katika maabara mara nyingi kuna miradi yenye hatua nyingi kama vile kutoka katika ukusanyaji wa sampuli, uchambuzi hadi tunapokuwa tunaandika ripoti na ninapokuwa ninafanya ushirikiano ninapata kuona kuwa ni jambo la muhimu sana kwa sababu kila hatua huwa inategemea hatua nyingine na kila mmoja akijihusisha kwa kila hizi hatua tunaweza kupata pia matokeo yetu kwa huaraka. Na jambo hili namaanisha kuwa lazima tuweze kufanya kazi kwa mpangilio na kwa ufanisi na ndio mana huwa tunagawana majukumu na kuhakikisha kuwa kila mtu anafanya jukumu lake kwa kiwango kilicho bora. Pia mimi huweza kutumia sana zana za kidigitali, ili niweze kusaidia ushirikiano, mfano kama programu kama vile Microsoft Teams, Outlook, Excel, zote kwa pamoja huwa zinasaidia kushirikiana, naweza kuhalifu pia wenzangu kuhusu maendeleo ya kazi na kuweka rekodi muhimu ambazo ni sahihi na ya kila hatua tunayo kuwa tunaifanya. Na jambo hili ni muhimu hasa wakati ambapo wafanya kazi wetu wote wapo kwenye maeneo tofauti tofauti au ambapo tupo mbali sana kwa muda fulani. Kwa hiyo tunapata kuwa tunahakikisha kuwa kila mtu anakua kwenye mstari moja katika shughuli zetu. Na pia kazi ya ushirikiano muda mwingine siyo rahisi na jambo hili huwa linafanya mara nyingi kuwe na migongano ya mawazo au mitindo ya kazi tofauti na huwa inasaidia sana kujenga uvumilivu na uwezo wakusuluhisho la migongano ambalo ni jambo zuri katika eneo letu la kazi. Lakini changamoto hizi pia zinatufundisha mbinu bora za mawasiliano kuonyesha ustadi wa kazi ya pamoja na uelewa majukumu ya kila mmoja. Najambo ambalo linaloongeza ufanisi wa kazi ya timu kwa timu yetu kwa muda mrefu na tunaweza kuona malengo yetu kuwa tunaweza kuyapata kwa muda ambao tulikuwa tumeweka mwanzoni.

Baada ya siku ndefu kazini huwa napumzika kwa njia mbali mbali ambazo zinanisadia kurejesha nguvu kupunguza msongo wa mawazo na kurudisha uwiano wa akili na mwili. Na kila njia ambayo hiwa ninachagua ya kupumzika huwa inanisaidia kwa namna yake na mara nyingi huwa ninachagua mchanganyiko wa njia mbali mbali hasa kulingana na hali ya siku na muktada wa wakati huo. Kwanza uwa ninapenda kupumzika kimwili na baada ya kufanya kazi siku nzima asa katika maabara Uwa mara nyingi ninasikia mwili wangu nahitaji kupumzika kwa kuendelea Hili jambo uwa linaweza kuwa kwa kutembea kidogo nyumbani au mda mwingine Uwa ninatembea sehemu zenye hewa safi ama ninafanya mazoezi madogo madogo nyumbani ya kunyoosha viungo vya mwili na nimeweza kuona kuwa ninapokuwa ninatembea Uwa naweza kusaidia mwili wangu kupunguza msongo wa misuli na pia ninaimarisha mzunguko wa damu na kuondoa uchovu wa mwili Baada ya kuwa na masaa mbili katika ya maabara Pia hiwa ninapumzisha kiwango flani cha aili yangu kwa njia ya pia kupumzika na kustarehe nyumbani na jambo hili hujumuisha kusoma vitabu, kuangalia filamu na kutazama video zenye mafunzo au burudani Kwa mfano mara nyingi ninapenda kuangalia dokumentari za BBC ama Netflix ambazo uwa unanipa fursa ya kujifunza kitu kipya huku nikipumzika na kupumzika huku kwa kimawazo kuneza kunisaidia kupunguza msongwa wa mawazo ambao huwa umekusanyika siku nzima kazini na kuniruhusu pia kurudi kazini na fikra ambazo huwa ni safi na mbini mpya za kufanikisha kazi yangu siku ijayo Pia huwa ninapumzika kijamii na kihisia na navosema manaana hii ni kuwa baada ya siku ndefu huwa ninazungumza na familia na marafiki zangu au mda mwingine na ungana nao kushiriki katika matukio ya siku na kucheka pia pamoja nao na pia mazungumzo hayo ninaona pia ya naweza kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo, ninaongeza furaha na kupata motisha na wakati mwingine huwa ninapanga sherehe ndogo nyumbani na kupata kinywaji kidogo Hasa wakati wa mwisho wa jumaa na jambo ili huwa linaongeza hisia za furaha na kuimarisha mwili wangu Hasa kwa sababu uondoa uchovu wa akili Pia huwa ninapumzika kwa kupumzika kwa ali ya kimya au hali ya kutulia mfano ninaweza nikaamua kutazama mandari kutoka dirishani kwangu Nikasikiliza wimbo mzuri au hata nikatafakari kwa muda mfupi na akili yangu inapokuwa inatulia wakati huu ninarudisha uwiano wa akili hii na ninaimaisha fikra na pia ninarejisha nguvu ya kiakili Kwa mfano mara nyingi wa ninapenda kuangalia nyota usiku hasa wakati wavuli jambo ambayo huwa inanipahisia ya amani na kutulia baada ya kuwa na shughuli nyingi Pia kuna changamoto kidogo ambazo muda mwngine huwa ninazipata Kwa sababu mara nyingine huwa ninapumzika kwa njia ambao inachukua muda mwingi na nikijaribu kutumia simu au televisheni kupumzika Mara nyingine huwa na poteza muda na kusahau kupumzika kwa kweli Kwa hiyo najipata tena nimefanya kazi Hivo lazima uwa niamue kupanga muda wa kweli wa kupumzika na kutisha upo bora.

Ndiyo huwa ninapenda kunywa maziwa na hili ni jambo moja ambaro katika tabia yangu ya kila siku ninanisidia sana kudumisha afya yangu kwa sababu huwa ninakua na afya bora na lisha ambayo inaonyesha uwiano. Kila asubui mara nyingi huwa ninapenda kunyo kikombe cha maziwa safi karba ya kwanza kazi kwa sababu huweza kunipa madini ya kalsiam na pia huweza kunipa proteini muhium sana ambayo itanipa nguvu ya misuri na mifupa katika mwili wangu. Pia witaweza kunisadea kuimarisha mieno na misuri na kunipa kinga bora ya mwili Kufano bada kufanya mazoezi hasaya ya mazoezi ya yoga ama mazoezi ya jimu wa asubui ama vile tunavuita workouts za mwisho wa wiki huwa napenda kunyo maziwa mengi ambao usadea mwili wangu kurekebisha misuri na kufanya misuri iweze kupona raka Jambo ambalo ni muimu sana kwa afya yangu ya kimwili Uwa napenda pia kunyo maziwa kwa namna mbali mbali na moja kwa moja uwa ninakunyo ama muda mwingini uwa ninachanganya maziwa kunye chai, kunye smoothie au kunye mbegu zingine za chakula mbao zipo wainaya mbegu kama vile cereals. Mfano maziwa ya ngombe ni chagula kaweda katika maisha yangu kwa sababu ya protein na madini inye nguvu na ndiyo mana napendaga sana kutanguza chai ya maziwa ya ngombe na wakati mungine pia ninaweza kutumiwa soya pia kuchanguza na maziwa ya hayo ama almondi au pia kutumia tangozi na vingo vingine katika chai yangu na wakati pia mwingine ninaweza kupata maziwa mbadala kama kutoka kwa mimea hii ya soya, almondi ama oats ambo pia inanipalisha mbadala kwa asawa wakati napenda sana kuipukika na madini ya lactose na kwa sababu hiyo huwa ninapata vitamini vingi na madini mingi kutokana na maziwa ya ng'ombe ama maziwa mboa metokana na mimea kama hii ya soya Kwa hiyo jambo hili linamanisha kuwa, huwa ninaweza kubadilisha aina yangu ya maziwa mara kwa mara, kulingana na maitaji ambayo ninaitaji katika mwili wangu, ama kulingana na ladha ambayo ninaitaji. Kwa mfano nikitengiza smoothie ya maziwa ya soya au ya matunda au karanga huwa ninapata nishati madini na protein kwa mlo wa asubui Huku nikibakiza ule utamu wa pia wa madini haya au wa maziwa haya na pia nikipenda kunyua maziwa ya ng'ombe huwa ninapenda lada yake ambao huwa inafanya mwili wangu uweze kunufaika zaidi Pia maziwa ya nafaida za kisia au nakita maduni ya saa katika inio letu Kwa sababu nipokuwa mdogo mama yangu alitumia maziwa kila siku na mara nyingi tulioza kupika maziwa kwenye chai au unga wa maziwa na jambo hili kadini hivu kwa katika umri nilipenda kunywa maziwa haya ya moto yakiwa ndani ya kikombe chetu cha kaweda cha familia Kwa hini navo kuwa mkubwa ni kikumbuka ututoni wangu na kupata kumbukumu zangu hasana ni kiona viombo hivi ambavu nilivitumia na niongezea furaa wakati wakinyoaji hichi cha kila siku na kunipa hisia nzuri na kunipa furaa ya kukumbuka umbali huo tulipo toka Lakini pia kuwa kuna changamoto kidogo za kunyo maziwa ambazuwa na zipata mfano Kuna ndugu zangu ambao maziwa ya ngombe ya na lactose kwa hiyo hawa ya pendi kwa sababu ya taweza kuatiri katika aafya yao ya naweza kawafanya vile wakanza kutapika kusikia kichefu chefu au tumbo yao ikajia gezi Kwa hiyo ni muhimu pia ndugu zangu hawa wakifahamu wakifahamu mwili wao na jambu ili wafanya pia wasipendele kunywa maziwa namininapu kwa nikinyo maziwa Pia abadi ya maziwa yaliopozo au yale ya ambao tunanunua dukani ya kio kwenye katon Uwa ya na sukari nyingi au preservatives nyingi na jambo hili pia linapenda kuatiri afya zandugu zangu na pia mimi upenda sana kujipata taathari wakati ninakunyo maziwa haya Kwa hiyo mimi huchagua maziwa safi na yale yaliopunguzo sukari kadri Hili niweze kwa kisha kuwa nafanya chaguuzuri kwa ajiri ya afya yangu.

Ndiyo mimi huwa napenda kuweka picha zangu mtandaoni lakini mara nyingi huwa ninafanya kwa hafla maalumu au wakati ninahitaji kumbukumbu muhimu sana ibaki kwenye mtandao wangu au hiyo sehemu ya mimi kutazama kila siku picha hizo na kupata kumbukumbu hiyo kwa mfano. Huwa ninaweza kuweka picha za sherehe za familia, siku kuu, ama siku ya kuzaliwa, au matukio ambayo huwa hayapo katika eneo langu la kazi. Na hii ni kwa sababu picha hizi huweza kuchukua kumbu kumbu za thamani na huweza kunisaidia kuwasilisha hisia za furaha au matukio kwa wenzangu ambao labda wapo semu mbali na wanaweza wakaona maendeleo yangu. Pia ninaweza kuweka picha ambazo zinanipa nafasi ya kushiriki matukio yangu ya familia, marafiki au wafuasi, hasaa wafuasi wangu ambao wapo sehemu mbali mbali na hatuwezi tukaonana nao ana kwa ana na jambo hili huwa linanisaidia mimi kukua pamoja na wafuasi wangu katika mitando ya kijamii kama vile Facebook. Kwa mfano nilipokuwa nikisherekea siku yangu ya kuzaliwa miaka kumi na nane, nileweza kupakia picha kadhaa za tukio hilo mtandaoni na watu wengi wa familia yangu, marafikiza yangu, hama wale walio mbali, walioweza kushiriki furaha yangu kwa kuandika maoni mazuri chini ya picha hizo. Pia picha hizo ambazo ninaweka mtandaoni mara nyingi huwa zinaleta maana nyingi ya kihisia na ya kumbukumbu pale huwa ninazitazama Sio tu kwa ajili ya kuonyesha hali ya maisha yangu Lakini pia kwa kuweza kunipa hali nzuri wakati nikikumbukia mambo ambayo huwa yametokea kabla Ndiyo maana wakati mwingine picha hizi pamoja na mazingira yake huwa ninahakikisha kuwa zinauiyana na kunipa mwonekano mzuri hasaa mi hutilia mkazo kupiga picha kwenye mandhari ya bustani, fuko za bahari au usiku wa nyota Jambo ambalo huwa linanifanya nikumbuke siku hizo na hisia zangu hasaa wakati huu ninapokuwa nikitazama na jambo hili huwa linanisaidia kuunda rekodi ya kidigitali ya maisha yangu ambapo nikibadilisha simu au mtandao wowote Ninaweza kurejelea kumbukumbu hizi nzuri. Na pia huwa ninaeka picha kutokana na kuwa na chanzo kizuri cha motisha Sa kuwapa wengine motisha kwa sababu wanapokuwa wakiona picha zangu na mafanikio yangu ya kazi, elimu au shughuli za kijamii kinaweza kukawapa motisha pia na wenye kutia kazi ili waweze kuwa na mafanikio mema kama yangu Hata hivyo pia kuweka picha mtandaoni huwa kuna changamoto mbali mbali kwa mfano kama vile Lazima nihakikishe kuwa faraga yangu na usalama wangu na taarifa zangu za binafsi ambazo zipo katika picha hizo Zifikie tu watu wazuri, sio watu ambao sio waaminifu Ambo wanaeza pia wakazitumia vibaya. Hivo mimi huwa nipo makini sana na picha hizi na picha hizi zipi ambazo ninaweka na pia ninahakikisha kuwa picha hizi zitaweza kukaa kwa muda upi na kuwafikia watu wangapi Kwa hiyo ninahakikisha kuna mipaka ya ambayo watu wanaweza kuona picha zangu Lakini pia mimi nimegundua kuwa kuweka picha nyingi sana Huwa kunajitokeza kuwa na mzigo wa kidigitali na mara nyingine pia unaweza kachukua muda mwingi wa kuhariri picha hizo kuchagua ni ipi iliyobora na kunifanya kuwa pia na muda mwingi sana wa kufanya maamuzi au kuweka maelezo sahhii katika picha hizo Kwa hiyo huwa ninahakikisha kuwa picha ninapokuwa ninaziandaa Zisichukue muda wangu kiasi kwamba hadi niweze kuharibu muda wa kufanya maswala mengine ambayo ni ya muhimu. Pia picha pia ninaona zinachangia kuimarisha uhusiano wa kijamii kwa sababu wenzangu wa familia yangu wanapokuwa wakishirikiana kutoa maoni katika picha zangu. Huwa jambo hili linajenga mawasiliano na hisia ya pamoja kati yetu na jambo hili ni muhimu sana katika maisha ya kijamii. Hasa wakati huu, wakati wa sasa ambao kuna teknolojia, ambayo inatuunganisha watu ambao tupo eneo mbali mbali. Mfano nilipoweka picha zangu za ziara yangu pale Budapest, marafiki zangu wa mbali, waliweza kuziona na kufurahi, na wakaweza kutoa maoni kuwa waliweza kupenda mandhari hayo, pia wakaweza kuzungumza jinsi ya chakula kilivo huko, na pia nikaweza kupata marafiki wengine ambao wapo katika eneo la Budapest, kutokana na kuona picha yangu mtandaoni. Kwa hiyo kwa jumla kuweka picha mtandaoni ni jambo zuri, lakini linahitaji kuwa makini, ili picha hizo pia zisije zikawa chanzo, cha kuwa na mabadiliko mabaya maishani.

Ndiyo ni meweza kuenda katika maonyesho mengi ya sanaa hasa hapa katika inchi ya Kenya, mfano katika Nairobi National Museum, pamoja na baadi seimu ambazo kuna sanaa ndogo ndogo katika miji kama ile ya Mombasa na Kisumu. Na maonyesho haja ya meweza kunipa furusa ya kufahamu haina mbali mbali za sanaa kutoka kunye michoro ya kisasa, sanaa mpia na hadi sanaa za kitamaduni za kiafrika. Na kila tukiuli mekua kibali cha kipeke, cha kilimu na kunipaisia pia za kukumbuka tamaduni zetu na haditi nyingi mbalimbali za historia yake na njia ambazo wa sanii waliweza kutumia kueleza hisia zao au kutuma ujumbe wao katika wapenze au katika wasikizajwa watazamaji wao Kwa mfano unipokuwa kwenye maonyesho ya Nairobi Museum nilweza kuona mchoro wa kiswwali na waki Afrika unawana kili maisha jamii ya zamani na ya kisasa jambo luna nifanya nipende zaidi istoria na utamaduni wa Afrika mashariki na maonyesha wae pia yaminifundisha kujieleza na kutatimini umbaji waubunifu mfano ninaweza kutazama kazi za wanamichezo wa sana kama vile wanjiku nyachai na wengine kumeza kunionyesha jinsi msani anavyoweza kutumia rangi, sura na vitu mbali mbali kwasilisha isia na ujumbe waki ni jambu ambalo huwa linanivutia kuona jinsi sanamu za mbao au zegi zinavuweza kuashiriata maduni na aditi za kijami na hata hivyo ninaweza kuona pia changamoto kidogo kama vile idadi ambao ya watu huwa inaongezeka wengi kutazama Anamara nyingine garama pia kuingi inawezeka wa nyingi Kwa hiyo jambu hizi linatiri pia baidi ya watu kushiriki kutazama sanamu hizo Lakini kwa ujumla tunueza kupata kuwa kutazama sanaa ni jambu ambaro pia dinaturisha kupata ilimu zaidi ya mafanikio mengine mbao tunueza atukawapata kutokutazama sanaa Kupano kupande mwingine, mainyesho ya sanaa yamekua yanachangia watu kuelewa jamii na kuchocha mazungumzo ya kitamaduni Kwa mfano kwenye maonyesho ambayo nilikuwa pale mjini kisumu niliweza kuona kazi za sana ziluzokuwa zinausiana na mazao ya kiasiri uvuvi wa maisha ya ziwa Victoria ambazo uwe zinatufundisha kutatimini kazi za mikono na uridi wa watu wa maineo mbali mbali Najambu hili liweza kuseidia kukuzo ushirikiano wa wapenzi wa sanaa nikikiwa mojo wapo mimi na mara nyingine pia kulikuwa na wageni wa inchi za mbale ambazo ambao waliweza kupenda sanaa hizi na walipo kuja kuzitazama waliweza kubadilishana maoni na pia tukueza kujadiliana nao na hata tukapata musukumo wakuanzisha miradi ya kisanaa katika jamii ya pale kisumu. Na pia nilipoza kutembelea maonyesho mingine ya sana kama katika mjule wa Mombasa ambao unapokea wageni wengi. Aniweza kupata pia ilimu nyingi zaidi na burudani na fikira zangu zimweza kupata maendeleo maku zaidi kutokana na kutazama sana hizi na kusoma ujumbe ambazo ambao unakua umehusisho na sana hizi. Na hii ninjia moja nzuri ya kufahamu istoria tamaduni na mitazamo tofauti Huku nikiweza kupata mchango mzuri wa kutathimini au mbaji wa wanamichezo au wa wanasana hawa na hili jambo limuweza kuniraisishia ato huyano wangu na jamii ambazo sana izi zinapatikana ama jamii ambome wakilisho na sana hivyo na limuweza kujua umuhimu wakweza kuzingatia sana kama kituvu cha konisha utamaduni wa nchi japokua ni raisi kusema hivi kuna kuwa na changamoto kidogo lakini changamoto hizi azwezi zikazidi faida za kueza kuzingatia sana kama moja wapo ya sifa zinazo weza kufanya jamii weze kueleweka na kutunza pia utamaduni huo kwa vizazi zijazo vijavyo hivi vitakavikuwa vikitazama na vinaelewa ulimwengu huu umepitia maeneo gani hadi wakati unapokuwa umefikia atuwa hiyo.

Mimi huweza kupata habari kutokana na vianzo mbali mbali, hasa kulingana na aina habari ambayo ni naitaji na uwakika wa vianzo iva ambayo ni naitaji kupata habari kutoka hapo. Kwanza kabisa, mitandao ya habari ya kimataifa kama vile BBC, CNN, Aljazeera, Narutas, ni chanzo kikubwa changu sana chakoza kupata habari ambazo ni sahihi na zile ambazo zinaushaidi na zinazofuatilia matukio ya sasa hivi duniani kote. Na hizi zinaweza kujumisha situ za tarifa za kisiasa au kiuchumi bali pia kupata mafunzo ya kielimu, mabadiliko ya tabia inchi, teknolojia na burudani, mbazo inaweza kunipa mtanzamo mpya na mtanzamo mpana wa dunia inavyoendelea. Pia vyombo vyabari vya ndani ya inchi ni Kenya kama vile daily nation standard taifa leo ni muhimu sana kwa habari za kitaifa na kwa sababu hizo hua ninapenda kuzifuatilia sana ili kueza kupata matukio mbaya yatokea katika jamii yetu, kupata maendeleo ya serekari na kujua maswala ya kijamii. Kwa mfano kupitia gazeti la Daily Nation huwa ninaweza kufuatilia siasa za bunge ya Kenya mashindano ya michezo na mafanikio ya vijana katika kilimo na biashara na jambo hili nimeweza kuona linanipa ufahamu wa moja kwa moja wa maisha ya wa Kenya jinsi yanavyo kuwa ya kiendelea Lakini pia mitandao ya kijami, moja wapo kama vile Twitter, LinkedIn, Facebook imekuwa ni muhimu sana kwa mimi kufatilia habari jinsi zinavyo endelea hasa moja kwa moja kutoka kwa watalamu wanasiasa wa shirika mbalimbali kutoka mashirika yasio ya kiserekali na pia wapenzi wa teknolojia na huwa ni nahakikisha nipo makini sana na ukweli wa tarifa hizi wa sababu katika mitandao ya kijamii mara nyingi huwa kuna habari zisizo sahihi au zile za uongo hivyo huwa ni napenda kukua kwa makini sana na ili nisoweze kupata habari ambazo zinaweza zikachangia uchochezi wa aina fulani ambao ukaleta uvurugaji wa mambo kama vile ya mani. Vianzo vingine ambavyo pia mimi napendega kufatilia ni kama vile podcast, blog na majarida ya kielimu ambayo huwa yananipa uchambuzi wa kina na mitazama tofauti tofauti. Mfano zile podcast ambao zinahusiana na sayansi afya teknolojia huwa zinanifanya iwe rahisi mimi kupata tarifa ambazo waziwezi kapatikana katika magazeti ya kila siku na jambo ili uweza kunisedia kuelewa kwa undani masuala yanayobadilika harakaharaka katika ulimuengu wa sasa Kwa hiyo mimi weza kupata habari wakutumia mchanganyiku wa vianzo vingi vya kimataifa, vyakitaifa, mitandao ya kijamii na vianzo pia vyakielimu na huku ni huwa ni nakisha kuwa habari hizi ninazopata ni sahihi na huwa huwa nahakisha kuwa habari hizi na ufafanuzi na zinalingana na ukweli wa matukio na wakati huo wa ulimuengu kwa hiyo hii na kuwa ni njia ya raisi sana ya kueza hakuwa na ufahamu waraka na ufahamu liyo ni wakina na ufahamu amba uweza kunisadia katika mamuzi yangu ya kila siku kazini au katika maisha yangu binafsi na kuakikisha kuwa siachwi nyuma katika ulimuengu huwa kidigitali ambazo habari unaweza ukazipata muda wowote, sehemu oyote na kwa wakati unaofa ili uweze kufanya maamuzi aliyo sahihi.

Wakati wa wa mapumziko ya mchana, mimi huweza kupanga muda wangu kwa namna ambayo itaweza kunisaidia kurejesha nguvu na kuongeza ufanisi wangu kazini. Kwa kawaida hua napumzika kwa dakika 30 au 60, hasa kulingana na ratiba ya kazi na mzigo uliopo katika eneo langu la kazi. Kwanza hua napendelea kutoka kwenye eneo la kazi na kuchukua nafasi ya kimwili, kama vile kutembea kidogo ndani ya ofisi au nje. Hasa wakati ambapo hali ya hewa huwa inaniruhusu kufanya hivyo. Kwa sababu kutembea mchana huwa kunanipa faida kubwa kwa kunisaidia kupunguza mkazo wa akili yangu, kuongeza mtiririko wa damu na kuondoa uchovu wa muda mfupi. Jambo ambalo huwa linaongeza umakini wangu wakati ninapokuwa nimerudi kazini baada ya mchana. Pia wakati mwingine huwa napendelea kula chakula cha mchana kilicho na lishebora kama vile mlo mdogo wa protini na mboga za majani. Au kinywaji chenye sukari kidogo kama kahawa ama chai.

Ndiyo ninapenda maua sana na mapenzi yangu kwa maua si kwa sababu ya uzuri tu ambao unatokana na rangi na harufu. Bali pia ni kwa thamani yao ya kihisia katika maisha yangu ya kila siku. Mfano kila ya aina ya ua ambalo ninapenda huwa linanipa isia tufauti kwa mfano ua la waridi huwa linanipa ujumbe wa upendo na heshima na huwa napenda kuzingatia sana wakati ninapokua kwenye bustani au katika mapambo ya ndani ya nyumba niwe na ua ili. Ua la alzeti ambalo upandwa kwa sababu linaonyesha furaha na matumaini na rangi yake ya anjano huwa napenda kunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa isia za furaha. Huwa pia napenda ua la lavenda si tu kwa harufu yake ya kupumzisha bali pia ua ili huwa linanipa uwezo wake wa kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu ya rangi yake nzuri na pia huwa inanisadia mimi kupata usingizi mzuri kwa hiyo huwa wakati naangalia maua hua kunanifanya nihisi amani na kuridhika katika maisha yangu hasa pale ninapokuwa nyumbani au kwenye bustani kwa sababu ninaweza kupata ya isia ya kuwa karibu na mazingira ya asili pia kwa upande wa faida za maua hua nimepata mchango mwingi sana katika kuimarisha afya yangu ya akili hasa masomo mengi ya kisa kisaikolojia yanaweza kuonyesha kuwa kuwa karibu na mimea au maua kunaweza kupunguza msongo wa mawazo kupanua mtazamo wa furaha na ata kuongeza ubunifu Pia maua yameonesha kuwa ni sehemu nzuri ya mapambo na mandhari ya nyumba yanayoongeza uzuri na kufanya nafasi kuwa ya kupendeza hata hivyo maua pia hua na baadhi ya changamoto kwa sababu maua yana bei ghali sana Pia huwa yanaishi kwa muda mfupi na pia yana yanaitaji utunzaji ulio makini kwa sababu yanaitaji kumwagiziwa maji mara kwa mara uweze kuhakikisha kuwa hayana wadudu na uhakikishe kuwa unaweka katika hali nzuri ambayo hayapati jua maana jua linaweza likafanya maua yakanyauka Pia baadhi ya maua yanaweza kusababisha aina ya allergies ambazo harufi yake ya nguvu sana inaeza ikafanya mtu akapata hisia mbaya na akawa mgonjwa Nilipokuwa katika bustani ndogo ya nyumbani Niliweza kujaribu kupanda maua aina mbalimbali kama vile ya Rose, Lily na Granium na maua haya ninaona kuwa yana huwa yananiletea hisia tufauti tufauti katika maisha yangu na pia yamenifundisha uvumilivu na uwajibi wajibikaji Kwa sababu ndiyo maua yaweze kuishi inahitaji niweze kuyatunza kwa hali ya umakini hali ya juu sana Kwa hiyo ninapopata muda wa kuangalia maua haya huwa nakumbuka mafundisho ambayo nimeweza kuyapata katika maisha yangu na katika tabia yangu kwa jumla na mabadiliko ya rangi ya maua yanapokuwa yanatokea si furahi tu uzuri wake bali na furahia pia masomo haya ya ukuwaji katika maisha yangu binafsi pia na katika mtazamo na muonekano wa eneo langu la nyumbani. Na jambo ili linanifanya niisi kuwa na uhusiano mzuri wa kipekee na asili hasa kutokana na maua haya.

Rangi yangu ya kupendezwa haiwezi ikapunguzwa kwa rangi moja tu kwa sababu inategemea hali, mahali na hisia zinazohusiana na rangi hiyo katika wakati fulani. Kwa mfano, nje ya majira ya vuli, huwa napendelea kijani kibichi, cha miti na majani, rangi ambayo huwa inanikumbusha asili, ustawi na thamani. Na kijani huleta hisia za utu, ukuaji na mwanga wa matumaini na ni jambo zuri ambalo mara nyingi huweza kunipa hali ambayo ni ya matokeo chanya katika akili yangu, ambao huweza kunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha. Vile vile rangi ya samawati huwa inanipendeza sana Hasa katika kutazama mawingu juu au kutazama samawati ya maji baharini ambapo huwa ninajihisi nipo ukimya wa utulivu mzuri na mara nyingi napenda kuangalia sana anga ili niweze kupata rangi hii hasa masaa ya asubuhi au masaa ya jioni sana Kwa sababu hua napata hisia za kupata utulivu na hunipa nguvu zaidi mwilini mwangu Pia kwa upande mwingine kuna rangi kama vile nyekundu ambao pia hunivutia sana Hasa pahali napohitaji hisia za nguvu kwa sababu nyekundu katika maisha yangu hua inaashiria shauku, ujasiri na wakati mwingine pia huwa inanipa furaha na ubunifu na mshikamano, hasa nikiona kuwa hisia hizi nguvu zinanipata mfano, nilipokuwa nikifanya shuguli zangu za ubunifu katika maabara, nilipendelea sana kuvaa Rangi ya nyekundu sana, kwa sababu niliweza kupata hisia ilikuwa na nguvu sana katika kufanya kazi zangu, na hata pale nilipokutana na rangi hizo katika vipimo kama vile nilipokuwa nina pima damu, nili weza kupata mchango mkubwa kufanya ari kubwa kazini kwangu kwa bidii lakini pia nimeweza kugundua kuwa rangi hizi zinaweza kuwa zenye nguvu sana na wakati mwingine zinaweza zikanipa mtazamo wa makini ila wakati mwingine pia, hisia hizi zinaweza zisionekane kuwa za usawa wa kiakili Rangi nyeusi pia, na nyeupe hua pia zina umuhimu sana katika maisha yangu na pia hua ninazipendelea kutokana na muktadha tofauti, mfano, nyeusi hua inanionyesha ni rangi ya heshima, nguvu na utulivu na mara nyingi hua ninapenda kutumia vitu vya rangi hii kama nguo za kazi au vifa vya ofisi ili kwa sababu kunipa weledi na muda mwingine pia haionyeshi uchafu ama mapungufu kwa urahisi. Na nyeupe pia upande wake ni kuwa unaweza kunipa hisia za usalama, urahisi na mwangaza na ni rangi pia ambayo inaashiria amani. Na kwa hiyo muda mwingi huwa ninaipenda pia kwa mapambo yangu ya nyumba. Hasa hunipa pumziko zuri sana ambapo nikiwa nyumbani kwa sababu huwa ninahisi nipo kwangu na kuna amani. Na jambo hili huweza kupunguza msongamano wa mawazo na kunipa mtazamo mzuri wa wazi katika maisha yangu. Pamoja na rangi hizi zote, huwa napendelea pia rangi za asili kama vile udhurungi, kaoia na rangi ya dhahabu kwa sababu udhurungi huweza kupendeza katika maisha yangu kwa sababu inanikumbusha udongo na mchanga, ardhi ambayo tunapanda vyakula vietu na inanihusisha sana na ustawi hasa wa ardhi yetu. Hawia nayo huweza kuniletea hisia za utulivu na urafiki na dahabu nayo huashiria thamani sana na mafanikio kwa sababu dahabu ni madini ya thamani sana katika maisha yetu na hisia zote nazo zipata kwa kupenda rangi hizi ni kumbukumbu nzuri sana katika maisha yangu hasa nikitegemea simu nilipo, mahali au kwa kazi yangu ambayo ninafanya Jambo hili linaweza likanipa motisha kuendelea kufanya kazi zaidi ama kupata utulivu moyoni.

Kabla ya kulala usiku, huwa nina ratiba maalum za shughuli zangu ambazo zatanisaidia kupumzisha akili na mwili baada ya kuwa na siku ndefu ya kazi au shughuli mbali mbali. Kila usiku mara nyingi huwa ninapanga muda wangu kwa makini ili niweze kuhakisha kuwa moyo na akili zangu zipo katika hali tulivu, jambo ambalo huchangia usingizi mzuri na kuniwezesha kuamka asubuhi inayofuata nikiwa na nguvu. Kwanza kabisa huwa napendelea kupunguza matumizi ya vifaa vya kielektroniki kama vile simu au kompyuta, angalau dakika 30 hadi 60 kabla ya kulala. Kwa sababu nimeweza kusoma kuwa mwango wa simu, unaweza ukaingilia mzunguko wa usingizi wangu na kunifanya nisiwe na usingizi ulio mzuri hasa kwa wakati mwafaka. Badala yake kwa hiyo, badala ya kutumia simu wakati huo, hua napendelea kufanya mambo ya utulivu kama vile kusoma kitabu, hasa riwaya au hadithi zinazopendeza na zinazoniongezea maarifa. Ambazo huwa zinanifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri na kunifanya nizunguke katika mawazo chanya, hasa kutoka katika kusoma nuku za vitabu hizo. Kitabu ninachopenda kukisoma mara nyingi na ni kile kitabu cha riwaya ya hari pota ambacho hua kinanipa hadithi za ajabu na kunisaidia kupumzika kiakili. Na mbali na kusoma pia huwa ninapenda kutengeneza kikombe cha chai au muda mwingine huwa ninapenda kunywa majimoto ili niweze kujisikia utulivu wakati huo. Huwa napenda kutumia chai yenye ndimu au viungo kama mdalasini, tangawizi, jambo ambalo ninaona linaongeza ladha na hisia na utulivu katika maisha yangu kabla ya kulala. Na mara nyingi baada ya kunywa chai huwa napenda kukaa katika sehemu tulivu ya nyumbani kwangu mfano katika sebule yangu na katika viti ambavyo ni vilaini nikitazama nje kidogo kuangalia anga la usiku, nyota au taa za majumba marefu ambayo yapo jirani. Na jambo ili huwa linaniongezea hali ya utulivu na kunisaidia kupumzisha akili kabla kulala. Na katika muda huu, hua ninapenda pia kufanya mazoezi madogo ya kupumua kwa kina ndani au kutafakari juu ya siku iliopita ambayo nimeimaliza na muda huu huwa nautumia kutathimini mafanikio yangu na kupanga haja zangu za siku inayofuata kabla ya kulala. Mara nyingine pia huwa ninapenda kuandika diary yangu ndogo au kumbukumbu za siku na mawazo yangu huwa ninapenda kuyaandika hapo matarajio yangu ya siku zinazofuata na hata pia shukrani kwa mambo mazuri ambayo yanakuwa yametokea siku hiyo. Na jambo hili unisaidia kusafisha akili na kuondoa mawazo.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini huwa ninafahamu kuwa nitakuwa na changamoto nyingi. Kwa sababu, bila teknolojia kwa siku moja, ungekua kama kurudi kwenye mtindo wa maisha ya zamani, ambapo mtu analazimika kutegemea zaidi uwezo wa kibinadamu, muda ule ulitumika wakati wa asili na mausiano ya ana kwa ana ilikuweza kutekeleza mambo mengi. Mfano asubuhi ingeanza bila kengele ya simu, ningelazimika kuamuka kwa kutumia saa ya mkunoni, au hata mwanga wa jua ndio ungeweza kuniamsha na badala ya kuangalia ujumbe barua pepe au mitandao kijamii inamanisha kuwa ningepanga siku yangu kwa kuandika ratiba kwenye daftari. Hali hii ingeleta utulivu wa akili kwa sababu arifa za kila mara kwa mara na taarifa nyingi uwa zinapenda muda mwingine kuvuruga mawazo ya siku. Kwa hiyo ningetumia muda mwingi kusoma vitabu vya karatasi kufanya mazoezi ya mwili au hata kutembea nje nikifrahia mazingira asili kama vile miti, ndege na upepo na naona jambo hili mara nyingi teknolojia hutufanya tusilitilie maanani na hivyo tunakosa mambo mengi ambayo ni muhimu kwa afya yetu. Lakini hata hivyo changamoto zake naona zingeongezeka hasa katika mawasiliano na kazi. Kwa mfano bila simu, kompyuta au interneti kuwasiliana na wezangu hasa katika eneo la kazi au kuwasiliana na familia na marafiki zangu kungekua kugumu sana. Maana kazi nyingi za kisasa hasa katika maabara au mazingira ya kitaaluma zinategemea teknolojia kwa ajili ya data, mawasiliano na hata kufanya kazi iwe na ufanisi. Kwa hiyo kukosa teknolojia, hata kwa siku moja kunaweza kukachilewesha maamuzi, kukachelewesha mikutano au upatikanaji wa tarifa ambazo ni muhimu sana katika kazi endelevu. Pia kuna isia ya kukosa taarifa au mtu unaweza ukapata mambo mengi ambayo auna uhakika nayo au kuyausu kwa sababu ujapata taarifa zinazo endelea ulimwenguni. Jambo ambalo linale linaweza kuleta wasiwasi mdogo hasa pale mwanzoni. Lakini pamoja na changamoto hizo, sikuishi siku moja bila teknolojia, ninaisi kunaweza kukaleta faida nyingi kubwa za maisha hasa katika kurekebisha akili yetu na hisia zetu. Pia naona kunaweza kukanipa nafasi ya kutafakari maisha, kueza kupanga vipao mbele na ninaweza pia kutathmini mawasuliano ya ana kwa ana. Naona pia mazungumzo na familia yangu au marafiki zangu yatakua ya kina zaidi kwa sababu ya kuzungumza ana ka kwa ana Kwa sababu muda mwingine simu inapokuwa inakatizwa au ujumbe unakatizwa kwa sababu ya teknolojia kuna dororesha sana mahusiano yetu vile vile pia ni naona mtu anaweza akajifunza kutathmini muda na kufanya mambo kwa utaratibu hasa wa polepole lakini kwa maana kama mfano kupika chakula nyumbani, kufanya usafi, au ata kuandika barua kwa mkono mambo ambayo tumezoea kuyafanya, tukitumia teknolojia Kwa hiyo ingawa teknolojia ni seemu muhimu ya maisha ya kisasa mtu anapokuwa anajaribu kuhishi bila teknolojia anaweza akapata mambo mambo mengi mazuri Hasasa huweza kufanya zoezi zuri la kujitambua na kujikumbusha kuwa binadamu anaweza anaweza kuishi bila mfano simu au kompyuta angalau kwa muda mfupi. Lakini changamoto ambazo tunaweza pia tukapata kutokana na hilo zinaweza pia kusababisha mambo yakarudi nyuma hasa utendakazi wa mambo mengine lakini kwa ayo yote mtu unaweza ukajenga nidhamu ukawa na utulivu, ukawa na shukrani na haya mambo tunaona yanaweza yakasidia sana katika maisha yetu kwa ujumla.

Hawa wanyama wote wawili paka na mbwa ninawapenda wote, lakini mapendeleo yangu hutegemea sana mazingira ambao ninaishi, muda ambao ninao na aina ya maisha ambao ninaishi kwa wakati husika. Kwa sababu kila mnyama anatabia na faida zake za kipekee, ndio maana si rahisi mimi kumchagua mnyama mmoja na kumuacha mwingine. Mfano, paka maranyingi huwa ni wanyama watulivu, wapo huru na wanajitegemea. Jambo ambalo huwafanya wafae sana kwa watu wanaopenda kuishi kwa nyumba ndogo au watu ambao wanaratiba yenye shuguli nyingi na faida kubwa pia ya paka ni kwamba Hawa itiaji wangalizi wa karibu Hasa mfano kila wakati wao wanaweza wakaweza kula peke yao Pia wanaweza kutumia sanduku lao la haja na kujiburudisha wakiwa wenyewe Pia paka husaidia sana kudhibiti panya na wadudu Hasa pia pia wanyama wadogo wadogo Kwa hiyo paka pia usaidia wanyama hao wasiweze kuingia ndani ya nyumba hasa masaa ambayo huwaitaji Hasa katika mazingira ya nyumbani Pia kisaikolojia uwepo wa paka unaweza kuleta utulivu na faraja katika nyumba Hasa pale napoona paka amejilaza karibu na miguu yangu au kusugua miguu yake katika mwili wangu Basi unanifanya mimi kama mliki wa paka niweze kuhisi kuwa paka wana mapenzi mazuri dhidi ya wanadamu makubwa sana kama vile kuliko ya mbwa Lakini kwa upande mwingine pia nikiona mbwa Huwa sana ninapenda tabia yao ya uwaminifu, ulinzi na urafiki mkubwa pia kwa binadamu mbwa kwa sababu ni mnyama anayependa sana kuhusiana na watu na maranyingi huonyesha mapenzi yake waziwazi kwa kucheza nami, kuboeka kwa furaha ama kukaa karibu nami wakati nimetulia nyumbani na faida kubwa ya mbwa ni kwa sababu wana uwezo wa kuimarisha usalamu wa nyumbani hasa wakati ambapo kuna wageni au kuna watu hatari na pia mbwa naweza kuchangia afya yangu na kuwa afya ambayo ni njema kwa sababu mbwa anaweza katembea na kufanya mazoezi nami Jambo ambalo l inaweza likahamasisha mimi kuwa na mtindo mpya wa kufanya mazoezi Kwa sababu nitakapo kimbia na mbwa barabarani ama uwanjani Jambo hili tanisaidia mimi kuwa na afya njema Lakini pia mbwa wanaitaji muda mwingi wa mafunzo, pia wanaitaji uwangalizi mkubwa kuliko ule wa paka, ambapo ni jambo ambalo linaweza likapelekea kuwa na garama kubwa ya kuwahudumia mbwa hawa, kwa sababu pia wanapenda waudumiwe mara kwa mara kiafya. Kwa hiyo kuchagua kati ya paka na mbwa ni si swala ambalo ni rahisi la kupenda mnyama mmoja kuliko mwingine, bali ni swala ambalo huwa napenda kuliangalia kuendana na mtindo wangu wa maisha kwa sababu wote wanafaa zaidi kwa shuguli tofauti tofauti na wote wana umuhimu sana mkubwa katika maisha yangu kama vile nilivyo sema kuwa paka wanaleta utulivu na uhuru. Huku mbwa wananifaa sana pale ambapo ninapenda mazingira ambapo iyo nitakuwa na michezo, nitakuwa na ulinzi, nakuwa ukaribu sana nao. Kwa hiyo kwa maoni yangu, naona kuwa wanyama wote hawa wawili, wana mchango mkubwa katika maisha yangu, kwa sababu wote wananiletea furaha, wananipa faraja, ya kihisia, na wote ni marafiki wazuri, wa kweli. Na kwa hiyo kila moja wao ningependa kukaa nae, ikitegemea mazingira ambayo ninayo kwangu.

Huwa ninapenda kupanga kazi zangu kwa taratibu na umakini mkubwa kwa sababu huwa ninaamini kuwa mipango mizuri ndio msingi ufanisi kazini na katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa mimi huanza kwa kuainisha majukumu yangu kulingana na vipaumbele. Kuna kazi za dharura ambazo ni muhimu ambazo lazima zifanyike mara moja na kuna zile ambazo zitafanyika baada ya muda mrefu kwa hiyo mimi huzipanga hatua kwa hatua ilihali izi ambazo zinafaa zifanyike kwa dharura. Hua ninazipanga, nizifanyie kazi muda ambao hautaniruhusu nifikie ule muda wa mwisho ambapo akili yangu itashikwa na msongo na kuniletea shida katika kuzikamilisha Mara nyingi mi hutumia orodha ya kazi inaojulikana kama to-do list ili kwa maandishi ambao huyaweka katika madaftari au katika programu za kidigitari kama vile kalenda au programu nyingine za kupanga kazi ili iweze kunisaidia kuweza kufatiria kazi hizi kwa oroda nilioweka. Ili hunisaidia sana kuona kuwa kuna uwazi wa kazi zile ambazo ninapaswa kuzifanya. Ndiyo nisije nikafika mda ule wa mwisho. Kapata kuwa sijafanya chochote. Na husaidia pia kufahamu ni rasilimali zipi ambazo ninazihitaji. Pia kabla ya kuanza siku, huwa napenda kupitia ratiba yangu ili niwezi kujua ni kazi zipi ambazo ninazihitaji, kuzipa nguvu nyingi au akili nyingi na ni zipi zile ambazo ninaweza nikazifanya badae Pili, mi huwa napenda kupanga kazi kwa kugawanya majukumu makubwa kuwa sehemu ndogondogo, badala ya kuangalia kazi kama mzigo mkubwa, huwa napenda kuigawa katika hatua raisi zinazoweza kutekeleza. Kwa mfano, ikiwa ni mradi wa kikazi ambao haswa mfano mradi wa maabara, uwa ninaanza kwa mandalizi, kisha ninakusanya vifaa, ninatekeleza na mwisho huwa ninathatimini matokeo ambayo nimepata. Ninaona njia hii, inaweza kunisaidia na kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi katika kazi hizi, kwa sababu kila hatua ikikamilika uwa inanipa motisha wa kuendelea kufanya hiyo kazi tena. Pia uwa ninapanga muda wa kupumzika kati ya kazi ili niweze kuepuka kuchoka kupita kiasi kwa sababu ninajua ili kazi yangu iwe bora razima nipunguze muda wa kufanya kazi katika shuguli moja kwa muda mrefu kwa hiyo ninahitaji muda katikati wa kupumzisha akili na kupata pumziko ambalo hunipa tena nguvu mpya ya kuweza kuendelea na kazi hiyo. Pia huwa ninapenda kuwa mnyumbufu katika mipango yangu kwa sababu ningawa mipango unaeza ukaipanga kwa makini kuna wakati kila kitu kinaweza kikaenda kama jinsi kilivopangwa ama kikaenda mrama unaweza ukawa umepanga jambo alafu ukapata aliendani kama vire ulivyokuwa umelipanga kwa hiyo. Wakati huu hasaa kama ni wakati wa dharura ambao mambo haya yanaweza yakajitokeza hama ukapata ratiba inabadilika Kwa hiyo jambo hiyo ua inanipa nafasi ya kurekebisha mipango yangu Kabla ya kufanya kazi ili niweze kujua muda huu unaweza ukajitokeza na nisiweze kuvunjika moyo Pia huwa ninajifunza kueka vipaumbele upya pahali inapobidi au ninahitaji kuwasiliana mapema na wahusika wenzangu ili vipaumbele hivi viweze kutekelezwa na pia mawasiliano mauzuri yaweza kunisaidia kuhakisha kuwa kazi za ushirikiano zinaendelea vizuri bila mukanganyiko wowote. Kwa hiyo upangaji wangu wa kazi unategemea nidhamu, matumizi mazuri ya muda na kujitathmini mara kwa mara kwa sababu mwishoni wa siku au wiki huwa napenda kupitia kazi zangu na ninangalia pale ambapo nimefanya vizuri au pale ambapo nimekosea. Na jambo hili unifanya nitafakari vizuri, kilicho kuenda vizuri, na kile ambacho kinahitaji kuboreshwa, huwa ninaboresha zaidi. Na nimeweza kuona kuwa utaratibu huu na unanisaidia kuboresha mbinu zangu za kupanga kazi, huwa ni kunaniongezea tija, na huwa kunanidumishia uwiano mzuri kati ya kazi na maisha yangu ya binafsi.

Ndiyo huwa ninafikiria mara kwa mara, kuanzisha biashara yangu mwenyeo, asa katika eneo la kilimo cha chakula na uuzaji wa kuku, kwa sababu huwa ninaona ni sekta enye fursa kubwa na enye mchango mwa moja kwa moja katika jamii yangu na maisha yangu binafsi. Na wazo hili huwa linatokana na uwelewa yangu kuwa chakula ni itaji la msingi na huwa maitaji yake hayaishi kamwe. Kilimo cha chakula kama kilimo cha mboga nafaka na mazao ya haraka komaa kinaweza kuhakikisha kuwa kuna upatikanaji wa chakula salama na pia kutoa kipato cha kudumu kwa iyo uwa ninafikiria kuanzisha biashara ya aina hii kutawaza kunisaidia kusaidia jamii yangu kwa sehemu kubwa sana. Pia uuzaji wa kuku kama vile kuku wa nyama na kuku wa kutaga mayai ni biashara ambao ninaona itaniwezesha kuanza kwa mtaji wa wastani na naona mtaji huu utaweza kukua taratibu kulingana na uwezo wangu na uzoefu wangu kwa sababu kuku hukua kwa haraka pia wanaitaji eneo dogo ikilinganishwa na mifugo mingine na pia soko la kuku lipo wazi na mijini pote ama vijijini pote watu hua wanategemea sana mazao ya kuku kama mayai na nyama ili kukidi maitaji yao ya viakula. Katika mpango wangu wa kufikiria, ningependa sana kuunganisha kilimo na ufugaji kwa mtazamo wa kisasa na endelevu. Kwa mfano, ningependa kutumia mbinu bora za kilimo kama umwagiliaji maji, mdogo, pia matumizi ya mbolea asilia na kuchagua mbegu bora ili niweze kuongeza uzalishaji wa mazao yangu. Kwa upande wa ufugaji wa kuku, ningependa kuhakikisha kuwa kuna usafi wa banda la kuku, ninahakikisha kuwa kuna lishe bora, pia chanjo nina ninaweza kuzipa kwa kuku kwa wakati muafaka na pia ninaadhibiti magonjwa kama vile newcastle disease au mengine katika kuku zangu ili kuku wangu wawe wenye afya na waweze kunipa bidhaa zilizo bora mabaki ya mimea kutoka shambani kwangu pia ninaona yanaweza yakatumika kama sehemu ya lishe ya kuku wangu au katika matandazo ya kuku wangu kwa hiyo ninaona nikiunganisha mimea na kuku Naona kuwa nitaweza kufaidi zaidi kwa sababu pia ata samadi ya kuku inaweza ikatumika kama mbolea shambani Hivo kuunda mfumu wa kilimo mseto ambao unajitegemea na kuku na wanyama waki nikiwafuga kuku na nikipanda mimea hii kunaweza kukanipunguzia gharama nyingi ambazo ninaona nitaweza kufaidi zaidi Pia naona faida nyingine kubwa ya biashara hii ni uwezo wa kutoa ajira pia na kusaidia jamii Kwa sababu ninaona kupitia biashara ya kuku na kilimo, nitaweza kuwahusisha vijana wengi ambao wapo majirani majirani kwangu katika shughli za uzalishaji au pia usindikaji ama uuzaji pia wa mazao hayo na naona pia nitaweza kuchangia kupunguza ukosefu ajira katika maisha yao. Vile vile uwa ninaona kuwa ningeweza kuuza bidhaa moja kwa moja kwa wateja au katika masoko ya karibu ama hoteli ama shule jambo ambalo naona pia litaniongezea faida na kuondoa madhalali katika jamii ambazo zipo karibu nami Lakini ata hivyo ninatambua kuwa biashara hii ina changamoto zake kama vile ikiwa kutakuwa na mabadiliko ya hewa ama kutakuwa na magonjwa ya mifugo ama kutakuwa na mabadiliko piwa ya bei sokoni Ndiyo maana uwa ninapenda kuanza kusoma kuhusu biashara hii au kusoma kuhusu ufugaji huu. Asa ili wakati nitakapokuwa ninaanza niwe na elimu ya kutosha ambawa sa itanisaidia kuanza kufuga kuku katika kiwango kidogo na nikijifunza kutokana na uzoefu huu. Baada ya muda nitaanza kupanua biashara yangu pole pole kadiri maarifa na mtaji unavyoongezeka. Kwa hiyo wazo la kwanzisha biashara ya kilimo cha chakula na uuzaji wa kuku ni ndoto ambayo inachangia sana. Mimi kuona kuwa nitafaidi sana katika kiuchumi, pia usalamu wa chakula na mchango pia katika jamii yangu. Na naona ni biashara yenye maana ambayo inaitaji nidhamu, uvumilivu na mipango mizuri na pia yenye uwezo mkubwa wa kukua na kutoa matokeo chanya kwa muda mrefu na ambayo siku kwangu tu, bali tu pia ata kwa majirani na jamii yangu kwa ujumla ambao nitakuwa ninaishi nayo.

Wakati wajua kali, huwa napenda sana kufanya shughuli ambazo, zita nisaidia kulinda afya yangu, kupunguza joto la mwili na kudumisha hali yangu ya utulivu. Kwanza kabisa huwa ninapendelea kubadisha ratiba yangu ya siku, hili niweze kuepuka jua kali la mchana. Ikiwezekana huwa ninapenda kufanya kazi nzito au matembezi asubuhi na mapema au jioni wakati jua limepungua. Mchana huwa ni napenda kukandani au sehemu zenye kivuli nikiweka hewa safi kwa kufungua madirisha ya nyumba yangu au madirisha ya sehemu yangu ya kazi au muda mwingine huwa ninapenda kutumia feni. Pia huwa ni napenda kuvaa nguo nyepesi zenye rangi hafifu kama vile nyeupe ambayo husaidia kurudisha joto na kufanya mwili usihisi joto la kupita kiasi. Pia huwa ninapenda kunywa maji kwa wingi na vinywaji baridi ambavyo havina sukari nyingi kama vile maji ya kawaida, maji ya limau au juisi ya silia. Hili huweza kunisaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini na kuchangia nguvu za mwili kuendelea kuwasawa. Chakula ninachopendelea wakati wajua kali ni vyakula vyepesi kama vile matunda, mfano tikitiki maji, chungwa, nanasi, mboga mbichi na pia vyakula vina vyopikwa kwa mafuta kidogo. Na mara nyingine huwa ninapenda pia kuoga maji ya kawaida au maji ya baridi hili niweze kupunguza joto la mwili na kujisikia upya. Zaidi ya hayo pia ninajua jua kali hunipa nafasi ya kufanya shughuli za kupumzika na kujitunza. Huwa napenda hasa kusoma vitabu nikiwa nyumbani, hasa ni chini ya mti ambapo hali ya hewa ni tulivu na kivuli cha miti kinaweza kunikinga dhidi ya mionzi mikali ya jua. Pia huwana penda kusikiliza mziki tulivu na pia kutazama vipindi vya elimu au burudani nikiwa ndani ya nyumba Huku nikiwa nimeweza kuiwasha feni iliiweze kunipa hewa ilionzuri na kueza kupunguza joto ambalo linaeza kuwa lipo ndani ya nyumba kwa sababu ya jua kali Wakati mwingine, nikiwa nipo karibu na mazingira ya asili, huwa sana ninapenda pia kuenda bustanini, au karibu na maji kama ufukueni, au kando kando ya mto, na pia nikiwa kando ya ziwa huwa ninapenda kuogelea kwa sababu ninajua pia maji hayo yanaweza yaka tuliza joto mwilini. Napia kukuwa kando ya maeneo hayo pia upepo huwa mzuri na manthari ya asili pia yanasaidia sana kupunguza joto na hasa msongo wa mawazo katika akili yangu. Huwa pia ninatambua kuwa jua kali lina changamoto zake kama vile hatari ya joto kali kupita kiasi, ambao kwa kizungu ni heat exhaustion, au kuchomwa na mionzi ya jua katika ngozi na kuweza kukuletea magonjwa mabaya kama vile kansa ya ngozi. Ndiyo maana huwa napendelea kutumia kinga ya jua kama vile sunscreen, huwa napenda pia kuva kofia na pia huwa napenda kuepuka kuka juani kwa muda mrefu bila sababu. Na nimeona haya kwa ujumla yanaweza kunisaidia kujikinga na jua kali na kuchukua muda mwingi kupunguza kasi ya maisha ambao inawez ikajitokeza nikifanya kazi chini ya jua. Na pia nimeweza kuona kuwa ninapata afya njema, hasa kuilinda afya yangu na pia kuzifanya shughuli ambazo ni salama kwa sababu shughuli ninazo zifanya nazitaka nizifanye niepukani na mionzi ya jua Kwa hiyo umakini huu unanifanya pia niwe makini katika shughuli ninazofanya na hua pia ninapata utulivu na mwisho wa siku ninaona kuwa afya yangu inazidi kuboreka.

Chakula cha jadi ambacho ni lnakipenda sana ni mboga za asili pamoja na ugali wa wimbi nikifuatisha na maziwa mtiindi. Hiki ni chakula ambacho huwa kinaakisi kwa undani utamaduni wa waswahili na jamii nyingi za Afrika mashahiki kwa sababu huwa kinategemea vyakula vinavyopatikana kwa urahisi na pia vyakula hivi huwa vinalimwa katika hali ya kienyeji na vinavyoliwa kwa mshikamano na haswa mshikamano wa kifamilia. Ugali na wimbi huwa una ladha wa kipekee ambayo pia harufu yake huwa ni nzuri kidogo inayotofautiana na ugali wa mahindi na hunipa hisia ya kurudi nyumbani au kijijini mahali ambapo chakula hiki huwa kinaliwa kwa hali ya ya wingi sana na pia maeneo hayo huwa na utulivu na shukrani. Mboga za kienyeji kama vile kunde, mchicha, kisamvu, huwa zinapikwa kwa njia rahisi sana na mara nyingi kwa vitunguu nyanya pia na mafuta kidogo, hivo huwa zinahifadhi ladha yake asili na virutubisho muhimu. Pia kinachofanya nipende chakula hiki ni kwa sababu huwa kinapendeza zaidi kwa sababu huambatanishwa na maziwa mtindi ambayo sana sana huleta ladha ya uchachu na pia huleta ladha ya ulaini na pia husaidia usagaji wa chakula tumboni. Katika utamaduni wa kiswaili na jami za Kenya kwa jumla, mtindi si kinywaji tu bali ni ishara ya afya, pia ni ishara ya ukarimu na uhusiano katika jamii yangu. Na mara nyingi mtindi huliwa baada ya chakula kikuu au pamoja na chakula hicho hasa wakati wa joto kwa sababu mtindi pia hupoza mwili na kutupa nguvu na kutupa utulivu mwilini. Pia mtindi unaweza ukasaidia kusawazisha ladha nzito ya ugali na kufanya mlo huo kuwa laini na mzuri sana katika kufanya afya yetu iwe kamili. Zaidi ya ladha hii ya chakula ambayo ninapata kutoka katika chakula hiki cha jadi ninachokipenda. Pia hiki chakula kina thamani kubwa ya kitamaduni na kiafya. Mboga za kienyeji ambazo nimezisema kama vile mchicha zina vitamini na madini na nyuzi nyuzi zinazosaidia katika kusaga chakula Pia kuongeza kinga ya mwili na kuzuia magonjwa ya kisasa Pia ugali huwa wimbi hotoa nguvu ya kudumu haswa wakati ninahitaji kufanya kazi ambazo ni zito sana na zile kazi za mikono za nyumbani ambazo ni shuguli za kila siku huwa rahisi sana kuzifanya wakati nimekula chakula hiki Pia kwa upande mwingine, mtindi unaweza ukanisaidia katika afya yangu ya tumbo na kuimarisha mifumo yangu pia ya mwili tofauti tofauti. Na chakula hiki kinaweza kunikumbusha misingi ya maisha yangu ya kiafrika hasa maisha yale ya kijijini. Na pia kinaniwezesha niweze kuishi kwa urahisi, kutathmini kile ambacho nilicho nacho nacho kudumisha afya na kudumisha afya yangu kupitia vyakula vya asili. Kwa hiyo mboga, ugali, wimbi na maziwa ya mtiindi ni chakula ambacho ninakipenda, na ni chakula ambacho kinanifurahisha na hunipa hali ya kuhisi kuwa nina utambulisho, ninaifahamu historia ya jamii yangu, nina ridhi pia utamaduni wa kiswahili.

Kwa kawaida huwa anakaa hadi saa za kati ya usiku lakini hali hii utegemea sana mazingira na majukumu ya siku husika. Mfano siku za kawaida za kazi mara nyingi hahujitahidi kulala mapema ili niwe karibu na muda ambao utanifanya niweze kuamuka mapema. Mfano huwa napenda kulala saa nne au saa tano usiku ili mwilibl wangu uweze kupata mapumziko ya kutosha na niweze kuamuka asubuhi nikiwa na nguvu kwa ajili ya kazi. Hasa kwa kuwa na kazi yangu ambayo inaitaji umakini Kwa hiyo inahitaji kulala mapema, niwe na nidamu, na niwe na afya njema mwilini na akili yangu iwe tayari, jambo ambalo linahitaji nilale, mapema na mapema yangu huwa ni muda wa saa nne na saa tano usiku Kabla ya kulala huwa ni napenda kutumia muda mfupi sana kutuliza akili yangu, mfano labda kuangalia taarifa fupi kusoma kidogo ama kufanya mandalizi ya siku ambayo ya inafuata na jambo hili unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuandaa akili kwa usingizi mzuri ambao utaniwezisha kuamka siku inayofuata nikiwa nipo tayari kufanya au kukabili siku hiyo. Kukaa hadi sana usiku, mfano ni nikikaa hadi saa 6 au saa 7 ya usiku, huwa siku hiyo nikiamka huwa ni mechoka sana na pia mawazo yangu ya huwa si safi kwa ajili ya kazi inayofuata maana huwa ninahisi usingizi na wakati mwingine jambo hili huwa ni naona linathiri utendaji wangu wa kazi siku ninayofuata hivo, muda mwingi ninajaribu kuepuka tabia hiyo. Hata hivo mwishoni mwa wiki au wakati wa mapumziko ninaweza nikakaa hadi usiku wa manane au hata zaidi hasa nikiangalia filamu au nikiwa na mazungumzo marefu na familia au marafiki na jambo hili naweza kulifanya kwa shuguli pia za binafsi kama vile kusoma au kusikiliza mziki au kupanga malengo ya maisha. Na nafanya hivyo kwa sababu mwishoni mwa wiki huwa ni nina uhakika kuwa siku inayofuata siendi kazini kwa hivyo nina muda mwingi sana wakuweza kulala hata siku inayofuata. Kuna nyakati ambapo kukaa usiku pia hunipa nafasi ya utulivu kwa sababu mazingira huwa yapo kimia na mawazo yanakuwa huru zaidi kufikiria mambo mengi. Nafaida kukaaa usiku ni kwamba huwa napata muda kujitafakari na kufanya mambo bila usumbufu lakini pia huwa ninafahamu changamoto zake kama vile uchovu, usingizi mchache na kupungua kwa umakini siku inafuata. Kwa hiyo, mimi ninaajaribu kuweka uwiano mzuri kati kukaa usiku kwa starehe au mahitaji maalumu na uwiano wakulala mapema kwa ajili ya afya na natija ya muda mrefu na pia nikitilia maanani siku inayofuata kazi ambayo ninayo.

Huwa ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kutathmini kwa kina jinsi kazi inavyofanyika kwa sasa. Ili niweze kutambua maeneo au mambo ambayo yanachukua muda mwingi yanayosababisha makosa au yanayoweza kurahisishwa. Mara nyingi huwa ninapenda kujiuliza maswali kama vile ni hatua zipi ambazo haziongezi thamani, ni wapi ambapo kuna ucheleweshaji au ni rasirimali gani ambazo hazitumiki ipasavyo. Na baada tathmini hizi, huwa ninaweka vipau mbele mabadiliko madogo madogo lakini yenye athari kubwa kwa sababu hata maboresho ya hatua chache ya naweza kuongeza ufanisi hasa katika kazi zangu kwa kiasi kikubwa. Pia hua ninahakikisha kuwa kuna utaratibu ambao unaeleweka vizuri na ambao unazingatiwa na watu wote. Jambo ambalo hua linanisadia kupunguza mkanganyo au kurudia makosa ambayo hua yameweza kutokea. Pia mimi hupenda kutumia zana za kidigitali na ushirikiano wa timu kuboresha mtiririko wa kazi mfano. Mimi hupenda kutumia barua pepe, majedwali ya kidigitali, kalenda na mifumo pia ya kufuatilia kazi. Ili niweze kuboresha mawasiliano na uwazi wa majukumu yangu. Pia mimi hupenda kuthamini sana maoni kutoka kwa wenzangu kwa sababu mara nyingi nimeweza kugundua kuwa watu wanaofanya kazi moja. Wanastahili kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara. Ili waweze kuambiana mawazo yao kwa uwazi na mambo haya yanaweza yakaboresha vitendo, kazini na kufanya kazi ifanyike kwa utofauti na utofauti ulio mzuri kwa mfano kupitia mafunzo endelevu au kujifundisha mbinu mpya mpya na kufanya maboresho mara kwa mara badili ya mabadiliko ya gafla watu wanaofanya kazi pamoja wanaweza kuhakikisha kuwa michakato ya kazi inaweza kusaidia kazi ikawa raisi na kazi ikawa bora zaidi hasa katika eneo la kazi Kwa hiyo tofauti na mimi kujitathmini na kutia kazi mkazo nikiwa katika hali yangu mwenyewe Hua ninapenda pia kujadiliana na kuwa na ushirikiano na watu ili tuweze kutimiza malengo yetu kwa pamoja Maana tukitimiza malengo yetu kwa pamoja Sifa itakua katika sisi wote bali siku wa mtu binafsi.

Maranyingi mchana, chakula ninachokula huwa ni mlo ambao ni kamili na wenye uwiano na mlo ambao unanipa nguvu ya kuendelea na majukumu yangu ya siku hiyo. Kawaida huwa napendelea wali au ugali ambao huwa ninapenda kuambatanisha na samaki au nyama isiyo na mafuta mengi. Na pamoja pia huwa ninajumuisha mboga za majani kama vile sukumawiki, mchicha ama kunde. Wakati mwingine huwa napenda pia kuchagua maharagwe kama vile dengu, pia chakula hivi nimeweza kugundua kwa vina protein ya muhimu sana, hasaa siku ninapokuwa ninataka mlo mwepesi ambao sihitaji kushiba zaidi kwa sababu pia nikishiba sana zaidi, ninaweza nikalala kazini. Mboga mbichi kama vile nyanya, vitungu na kachumbari pia ninapenda kula mchana kwa sababu zinaweza zikaniongezea vitamini na pia kunisaidia katika usagaji wa chakula tumboni. Huwa ninajitahidi kuepuka vyakula venye mafuta mengi mchana kwa sababu vinaweza vikanifanya nijisikia nipo mzito na nikaweza kupunguza umakini kazini. Pia kuna siku ambapo huwa ninachagua chakula cha nyumbani wakati wa mchana ambacho kiliandaliwa kwa mpangilio mzuri kama vile wali wa nazi wali ambao umechanganywa na samaki ama ugali na mboga za kienyeji kwa sababu vyakula hivi pia vinaweza vikanikumbusha chakula cha nyumbani hasa chakula ambacho kinaliwa katika jamii yangu na kunipa pia faraja ya kiakili kwa sababu ninakumbuka utamaduni wangu. Pia nikiwa nyumbani huwa ninaweza nikaongeza matunda kama vile ndizi, chungwa, embe, baada ya kula vyakula hivi, ili niweze kusaidia katika usagaji wa chakula na niweze kuongeza nishati asili. Umuhimu wa kula chakula kizuri mchana nimeweza kugundua ni umuhimu mkubwa sana kwani huweza kunisaidia kudumisha nguvu yangu mwilini na pia ninaweza nikapunguza uchovu na niendelee kufanya kazi kwa ufanisi hadi jioni. Lakini pia nimeweza kuona kuna changamoto nyingi ambazo pia naweza nikapata ikiwa sitatilia maanani kula chakula chenye au bora zaidi hasaa masaa ya mchana kwa sababu mda wa mapumziko hasa ukiwa kazini huwa ni kidogo kwa hiyo huwa nahitaji kula chakula ambacho ni rahisi kukila hasa kutafuna ambacho si kigumu mfano nikila pure wakati huo sitaweza kumaliza kwa sababu mda ni kidogo Lakini pia mda mwingine pia changamoto wakati wa mchana unaanza kupata kuwa upatikanaji wa chakula bora Si rahisi sana kwa sababu mda pia wa kutafuta chakula hicho ni mchache Kwa hiyo maranyigi ninapokuwa nikienda kazini huwa ninahakikisha kuwa ninajiandalia chakula nyumbani ili niweze kuenda kazini na chakula kilicho bora zaidi na mda mwingine nikiwa nyumbani huwa ni siku njema kwangu kwa sababu mda huo naweze nikautumia kujiandalia chakula ambacho kipo bora na kina uyano mzuri mwilini. Kwa hiyo, mda mwingi nikila chakula cha mchana Huwa ninahakikisha kuwa ninakula chakula kilicho na afya Pia chakula kinachotosha na chakula mbacho kinaendana na mahitaji yangu ya mwili.

Huwa ninaweza kufanya marafiki wapya kwa njia mbalimbali kulingana na mazingira na aina ya watu ambao ninahitaji au ambao ninakutana nao mfano, kijamii huwa ninapenda kufanya marafiki ana kwa ana kwa sababu urafiki huanza kwa mazungumzo ya kawaida mfano kama vile kusalimiana, kuliza maswali mepesi au kushiriki shughuli za pamoja kama vile michezo, matembezi au shughuli za kijamii katika jamii yangu. Kwa mfano katika maeneo ninayo ishi kuwasiliana na majirani ni njia muhimu ya kujenga urafiki kuanza kwa salamu za kila siku kushirikiana katika shughuli za usafi, mikutano ya mtaa au kusaidiana katika hali za dharura pia nimeweza kugundua kunajenga imani kati yetu polepole. Pia urafiki wa aina hiyo huwa na msingi wa ukaribu, hufanya pia tuweze kuheshimiana na kuelewana na mara nyingi huwa nina hukuwa katika taratibu, ambazo huwa zipo kwa upole lakini ambazo zinasaidia urafiki huu kudumu zaidi. Kwa upande wa kitaaluma, haswaa katika eneo langu la kazi, huwa nafanya marafiki kupitia mazingira ya kazi, mfano katika mafunzo, katika warsha, au katika makongamano mbalimbali ya kisayansi. Hapa naweza kuona kwa urafiki huanza kwa kushirikiana katika kazi zetu, kuzungumza kuhusu kazi zetu, kubadilishana mawazo au napia kusaidiana kitaaluma. Nina hakikisha kuwa ninawasiliana na hao marafiki zangu wapya kwa heshima, kusikiliza maoni yao na pia kuwa mtu wa kuaminika katika majukumu yetu ya pamoja. Na kadri muda unavyopita mahusiano haya ninaona huwa yanajengeka kazi hasa mahusiano haya ya kikazi huwa yanaweza kubadilika na kuwa urafiki wa kweli. Na kwa upande wa kidigitali hasa mitandao ya kijamii inaweza pia kunisaidia pamoja na majukwaa mengine ya kitaaluma kama vile baruapepe au vikundi vya WhatsApp, LinkedIn au majukwaa ya maslahi maalum Pia vimeweza kuchangia katika hatua yangu ya kukutana na watu wapya ambapo pia wanatoka katika maeneo tofauti tofauti ya ulimwenguni na naweza kuwa kuona kuwa nina marafiki wengi ambao hata sijakutana nao ana kwa ana wakitoka katika sehemu mbalimbali za ulimwengu au mabara mengine ya ulimwengu lakini mitandao ya kijamii inatuwezesha kuwasiliana mara kwa mara na kuhisi kuwa tupo karibu licha ya ya umbali huo, kwa urafiki wa mtandaoni huo unaanza kwa mawasiliano ya heshima huwa tunashiriki katika mawazo yenye maana na kudumisha mawasiliano ya mara kwa mara. Na faida ya njia hii ni kuwa huwa nina hupanua mtandao wangu wa kijamii hasa katika maswala yangu ya kitaaluma kwa haraka. Lakini muda mwingine huwa kuna changamoto yake, kwa hiyo huwa ninahakikisha kuwa ninajali uaminifu na usalama.

Huwa ninapenda kutazama na pia kucheza michezo kwa sababu kila upande huwa inanipa faida tofauti, mfano faida za kimwili, kiakili na kijamii. Kutazama michezo huwa kunanipa motisha na msisimko wa kipekee usani wakati napofuatilia timu au wachezaji wa kiwango cha juu. Mimi ni shabiki mkubwa wa soka, hasa timu ya Manchester United katika ligi kuu ya uingeleza na uwa napenda kufuatilia timu hii kwa sababu huwa napata fraha kubwa. Hususani ni kukumbuka kuwa historia yake ushindani wake na wachezaji mahiri ambao wameweza kucheza katika kilabu hiyo kama vile Christian Ronaldo na Wayne Rooney mechi za ligi ya EPL huweza kunipa msisimko mkubwa kwa sababu ya ushindani wake wa hali ya juu mbinu ambazo huwa wanazitumia na vikosi vikali sana ambavyo timu hizo huwa zina. Na kasi kubwa ya michezo hiyo pia inanifanya niweze kuifatilia kila mara kwa sababu msisimko wake na umakini ambao ninaupata huweza kunipa faraja na furaha sana katika maisha yangu. Mbali na soka pia mimi hupenda mchezo wa tenis ambao hususani napenda kumtazama mchezaji Novak Djogovic ambaye huwa ananivutia kwa nidamu yake na uimara wake wa kiakili na ana uwezo pia mkubwa sana wa kurejea katika mechi ngumu. Pia mi huangalia pia tenisi na jambo ambalo huwa linanifundisha umuhimu wa kujiandaa kisakilojia kuistahimili shinikizo na kuendeleza nidhamu binafsi ambazo ni vitu muhimu sana vinavohitajika ili uweze kufanikisha katika mchezo huo. Pia mimi hweza kufatilia riadha hasa mbio ndefu kama vile ambapo mkimbiaji Eliud Kipchoge anapokuwa akikimbia kwa sababu hunitia motisha kubwa sana. Anapokuwa pia anavunja rekodi za dunia na pia falsafa yake ya maisha na inayoonyesha uvumilivu na nidhamu ya hali ya juu. Ni vitu ambavyo hunipa sana fraa sana katika mashindano na hunipa nafasi pia ya kujifundisha kuishi maisha kama hayo. Kwa upande mwengine wa kushiriki michezo, huwa napenda sana kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu, husani mwishoni mwa wiki, kwa sababu huu ni wakati mzuri wa kuondoa msongo wa mawazo wa kazi na kuimarisha pia afya ya mwili wangu. Na nimeweza kujenga mahusiano mazuri ya kijamii kwa sababu kucheza soka kumeweza kunisaidia kukua na ukaribu sana na marafiki zangu Pia nimeweza kuongeza stamina na pia uratibu wa mwili wangu umeweza kuwa mzuri sana na jambo hili huwa linanifundisha kushirikiana kama timu kufanya maamuzi mazuri ya haraka na pia kukabiliana na ushindi au kushindwa kwa heshima kwa sababu hayo yote ni sehemu ya ushindani na zaidi ya soka mara nyingine huwa ninapenda pia kushiriki michezo mingine kama vile tenisi ya kikundi au mbio za mita chache-chache ambazo pia hunisaidia pia kuwa na ufahamu wa mbinu bora za kiafya hasa kusaidia katika moyo wangu kusukuma damu vizuri lakini pia kuna changamoto ambazo huwa zinajumuisha uchovu wa mwili na pia uwezekano mkubwa kupata majeraha madogo madogo Lakini changamoto hizi haziwezi zikashinda faida ambazo huwa ninazipata kwa sababu faida huwa ni kubwa sana na za muhimu sana kwa sababu huniboresha kimwili na kunifanya niwe na umakini, uvumilivu na pia nidhamu yangu ya maisha huwa inabobea. Kwa ujumla naeza nikasema kuwa ninapokuwa ninachanganya kutazama michezo na kuhusika katika michezo hiyo Huwa ninapata msukumo mzuri katika akili yangu na burudani na pia katika afya ya mwili wangu huwa ipo bora zaidi Kwa hiyo kutazama michezo hunisaidia sana na pia kushiriki katika michezo hiyo yote ninaona ni sehemu bora katika maisha yangu na ningependa sana kufanya mambo hayo yote kwa pamoja Japo kila jambo katika mda wake.

Huwa ninapenda kufanya mambo mengi na familia yangu, hasa sababu familia ni msingi muhimu wa maisha yangu, ambapo huwa ninapata upendo, msaada wa kihisia na utulivu katika akili yangu. Muda ninaotumia na familia, huwa unanisaidia kujisikia nipo salama, na huwa nina nahisi kwa ninathaminiwa sana na wana familia, hasa baada ya shughuli nyingi za kazi au chagamoto za kila siku. Moja ya mambo ambayo huwa napenda sana kufanya na familia yangu ni kukaa pamoja na kuzungumza Tukibadilishana habari za siku, kazi, shule na mipango mingi ya baadaye mazungumzo haya naona huwa yananimarishia uwelewano kunijengea imani Naweza kunisaidia kushauri kushauriana pahali ninapokuwa ninakumbana na changamoto mbali mbali hasa katika maisha yangu ya nyumbani ama kazini ama katika jamii Pia huwa ninapenda kula pamoja na familia yangu, hasa chakula cha nyumbani ambacho kimeandaliwa kwa upendo, hasa kile chakula cha utamaduni, ambazo hutukumbusha mahali ambapo tumetoka na kutupa uwiano na umoja katika familia yetu. Wakati wa kula huwa tunapata fursa ya kucheka, kusimulia kumbukumbu za zamani, na pia kufurahia umoja wetu. Na chakula hicho huwa ninaona kuwa tunapokuwa tunakila pamoja, huweza kujenga mshikamano na kusaidia kudumisha mila na maadili ya kifamilia. Wakati mwingine huwa tunapika pamoja, jambo ambalo linanipa furaha zaidi kwa sababu huwa linaniongezea ushirikiano na kufanya kila moja wetu ajisikie kuwa yupo sehemu muhimu ambayo ni katika familia yetu na mwisho wa juma huwa natumia wakati huu kama likizo au wakati huu kama ambao nina wakati mwingi wa kuweza kukaa familia yangu Kwa hiyo huwa muda mwingi napendelea kutembelea familia yangu iliyo mbali matembezi haya huwa ya kawaida mfano naweza nikatembea na miguu kuenda kwa familia isio mbali zaidi au naweza nikatumia usafiri wowote kuweza kuwatembelea na sana napenda kutembelea familia yangu ambayo ipo katika maeneo ya kijijini ambapo kuenda huko huwa ninapata maeneo ya asili kama bustani ama pia katika familia zangu ambazo wanaishi kando ya mito ama sehemu ya bahari au ya ziwa kwa sababu sehemu za ufukweni pia huwa zina maandhari mazuri sana au familia zangu zilizo pia mjini katika miji ambao ni tulivu huwa napenda pia kuenda huko kuwatembelea niweze kupumzika nao na nikiwa matembezini huwa napata nafasi ya kupumua hewa safi pia huwa najadili maisha kwa upana na huwa na furahia mazingira hayo ambayo hayana msongo mwingi wa mawazo kwa hiyo pia huwa napenda kutazama televisheni pamoja na wao au filamu moja za moja ambazo ni za kifamilia au hususan masaa ya jioni na jambo hili inaweza kutufanya tuunganike pamoja tuweze kujifunza pia kupitia filamu hizi tunazozitambua elimu mbali mbali na tunaeza kutengeza kumbukumbu nzuri ya pamoja pia zaidi ya hayo pia huwa mimi napenda kuwasaidia wana familia wangu hasa kama vile kusaidia watoto katika masomo yao kusaidia wazee katika kazi zao ndogo ndogo au kushauriana na ndugu zangu kuhusu maswala ya kazi na maisha na jambo hili linaeza kunipa hisia ya uwajibikaji na kunifanya nijivunie kuwa nipo sehemu katika familia iliyo kamili, familia inayojali na familia ambayo inaonyesha kusaidiana. Wakati mwingine huwa ninasherehekea matukio muhimu kama siku za kuzaliwa, harusi au mafanikio ya kifamilia jambo ambalo huwa naona linaniongezea furaha na kuimarisha mshikamano wetu. Huwa ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa sababu unaweza ukanisaidia kupumzika kisikolojia, na pia kujifunza uvumilivu na kujenga mahusiano ya kudumu kati yetu na ingawa wakati mwingine majukumu ya kazi au ratiba tofauti tofauti zinazo zikatupunguzia muda wa kukaa pamoja. Huwa ninajitahidi sana niweze kuonyesha kuwa tuna kuonyesha thaminiana katika familia yetu na hivo tunahisi tunahitaji kutumia kila nafasi ambao tunaipata kwa busara kwa kukaa pamoja na kutumia muda wetu pamoja ili kujenga uhusiano. Na muda ninaotumia na familia huwa ninaona ni muda wa thamani kubwa sana kwangu kwa sababu hunikumbusha umuhimu wa upendo, mshikamano na maadili yanayo niongoza katika maisha yangu ya kila siku.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kiakili ama vile unavyo julikana kama supapawa hasa katika eneo la ubongo. Mfano kuwa na kumbukumbu kama ile ya kompyuta. Hili kila kitu ambacho ni nasoma kukisikia kukiona. Kiweze kukaa akilini mwangu milele bila kusahau hata kidogo. Ningependa pia kujifunza haraka sana. Mfano kujifunza lugha mpya skills mpya za maisha kama vile kuwaa fundi wa gari, kucheza gita, kuandika kodi ama ningejifunza haya yote kwa siku chache tu badala ya miaka mingi na haya yote yangeweza kukaa katika akili yangu na kuweza kunisaidia pia ningeweza kusoma mawazo ya watu, mfano kwa kutumia na namna kama vile ya telepati ambayo huwa tunangalia katika filamu mbalimbali Lakini pia ningeweza kugundua haraka watu wanachokifikiria ikiwa ni ukweli ama uongo kwa aina ya haraka bila wao kuweeza kufahamu na hili lingenisaidia sana maisha hasa biashara au katika mahusiano na watu mbali mbali na katika eneo la mali pia kuwa na pesa isiyoisha kama vili kuwa bilionea kuwa na account ya mbazo zinahela nyingi, ambazo zimejaa hasa kila sehemu ya nchi ama ulimwenguni kote na jambo hili lingeweza kusaidia, mimi kuweza kusaidia watu mbalimbali katika familia, katika kijiji, hasa vijana ambao hawana kazi au katika sehemu mbalimbali ili waweze kuwa na maisha mema ama uwezo wa mali wakuwa na aridhi na mashamba makubwa ni jambo ambalo pia lingesaidia kuwa na utajiri mkubwa sana na kuweza kulima vyakula vyakutosha, ulimwenguni kote na kuwasaidia watu wengi. Pia uwezo kutengeneza kitu chochote kama vile kutengeneza mashine mbali mbali, magari na pia uwezo kuboresha mazao na jambo ambalo lingeweza kunisaidiaia na njama ambalo lingetaka kuwa na uwezo huo.

Katika muda wangu wa ziada ama free time, hua napenda kutumia kwa njia zinazonifurahisha. Njia ambazo zinaweza kulea akili yangu vizuri na kunipa nafasi ya kupumzika kutoka kwenye shughuri za siku. Kwanza mara nyingi hua napenda kutembea kwenye maeneo ya asili kama vile misitu midogo au eneo la pwani au sehemu ambayo ina milima ambayo si mirefu zaidi. Kwa sababu kutembea huku hua kunanipa fursa ya kupumzika katika, hasa kihisia na kimaisha huku nikifurahia hali ya hewa, sauti ya ndege ama mandhari ya asili ambao yapo eneo hilo. Na njia hii pia ni nzuri katika afya ya mwili wangu kwa sababu inanisaidia kuongeza mzunguko wa damu na kuimarisha misuli na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ninapenda kuenda katika maeneo ya utulivu kama vile bustani au mbuga hasa wakati wa mapumziko ya wikendi ama ya likizo ili niweze kujipatia muda mzuri wa kutafakari na kuondoa mawazo mengi ambayo yanahusiana na kazi zangu. Pia napenda kutumia muda wangu wa ziada kukutana na familia na marafiki ambapo huwa tunaweza kufanya shughuli mbali mbali kwa pamoja na jambo hili huweza kunisaidia kufanya mambo mengi ya burudani kama vile kucheza mpira wa miguu kuenda kwenye migahawa mbali mbali ama ukumbi au kufanya mazungumzo ya kina kuhusu maisha na kazi. Pia naona shughuli hizi huweza kunisaidia kuimarisha uhusiano wangu na wengine na hunipa furaha na kunifanya nijisikie kuwa ninashirikiana katika maswala mengi ya kijamii. Pia wakati mwingine napendelea kutazama filamu mbalimbali au mfululizo wa televisheni hasa vipindi vile vilivyo na mafundisho kama BBC Art katika channel ya BBC ama filamu nyingi katika kutoka Netflix.

Huwa ninapenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali kwa sababu kila aina ya kitabu huweza kunipa uzoefu tofauti na kunipanua akili kwa njia tofauti sana. Kwanza huwa napenda vitabu vya hadithi za kubuni, how fantasy, kama vile Harry Potter na Game of Thrones, Fire and Ashes. Vitabu hivi huwa vinanifurahisha kwa sababu vinanivusha kwenye dunia za ajabu na za kichawi ambazo ninaweza kufikiria mbinu za kujitengenezea ujasiri au shirikiano hasa pale ninaposoma mbinu hizi kutoka kwa wahusika. Mara kwa mara, huwa ninapoanza kusoma kitabu cha Harry Potter, huwa ninavutiwa sanu na jinsi, alivyokuwa jasiri na alivyokuwa muadilifu na ni hadithi ambayo inanifundisha maadili muhimu kama vile urafiki, ujasiri na kushiriki katika malengo ya muhimu katika maisha haya. Vile vile kitabu cha Game of Thrones huwa kinanichochea kupata mawazo na mbinu za kisasa hasa katika maswala ya uongozi na matokeo ya maamuzi ya kibinadamu. Na kusoma vitabu hivi ninaona huwa ninapata nafasi na kupata fursa ya kuweza kujifunza mbinu za kufikiria kwa kina na kuelewa tabia za kibinadamu katika mazingira magumu Pia huwa napenda vitabu vya kusisimua na kuelimisha hasa vinavyohusiana na mafanikio, uongozi na maendeleo binafsi. Vitabu vya haina hii uweza kunifundisha mbinu za kufanikisha malengo jinsi ya kushughulikia changamoto na jinsi ambavyo ninaweza nikaimarisha akili yangu ya kimaisha hasa katika maswala ya kitaaluma. Kwa mfano vitabu vya wahamazishaji na wasomi kama vile the seven habits of highly effective people Ninapokuwa nikisoma naona kuwa vinanifundisha mbinu za kupanga maisha, kufanya maamuzi sahihi na kushughulikia changamoto kwa akili safi Pia huwa napenda vitabu vya historia na kisayansi ambavyo vinanifundisha kuhusu dunia, sayansi na maendeleo ya jamii na kunipanua mtazamo wangu wa kimataifa na kuweza kujua jinsi nchi mbalimbali zinavoendelea katika mifumo yao ya kielimu, kisayansi, teknolojia, hata katika mbinu zao za maswala ya usalama huwa kwa hiyo ninapenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali vitabu vyote kwa sababu vyote vina uwezo wakunifanya niwe na fikra zilizopana heshima kwa hadithi na maadili Kwa sababu ninaweza nikafahamu utamaduni. Nikaweza kufahamu jamii fulani zilitokea sehemu wapi ama na ni wapi ambapo jamii inaelekea kwa ujumla. Na pia niweze nikapata uelewa kimaisha na kitaalamu hasa pale naposoma vitabu ambavyo vinaelezea maswala katika taaluma yangu hasa ya utafiti na nikaweza nikujua ni mbinu gani mpya ambazo zipo na nikaweza kupata raha kubwa ya kiakili na kihisia ambayo inanisaidia katika maisha yangu ya binafsi na pia maisha ya jamii Kwa sababu ujumbe ambao ninaweza kupokea kusoma vitabu hivi Pia uweza kuzungumza na majirani na kuwaweza kuwapa pia elimu ambayo nimeipata na wenyewe wakaimarika katika maisha yao.

Katika utoto wangu nilipenda kufanya mambo mengi tofauti hasa kulingana na hatua ya umri ambao nilikuwa nayo na kila hatua ninaweza nikakumbuka mambo yake malumu ambao niliweza kufanya. Nilipokuwa mdogo sana kati ya miaka minne hadi saba, nilifurahia sana kucheza michezo raisi ya nyumbani na kijijini, nilipenda sana kucheza michezo ya rika, zangu kukimbizana, kucheza nyumbani, hasa kucheza na udongo na kucheza michezo ya kuigiza kama vile baba na mama. Kipindi hichi kilikuwa cha furaha sana na nilikuwa napata furaha nyingi sana kwa sababu nilikuwa nacheza na wenzangu na sikuwa na majukumu yoyote, majukumu makubwa kwa sababu kila kitu kilionekana kuwa cha kuchekesha na cha kugundua. Pia nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au babu na bibi katika familia yangu hasa hadithi za jadi ambazo zilikuwa zinatisha kama zile za majitu na hadithi pia nyingine kama vile za sungura ambazo zilikuwa zinafundisha kuhusu ujanja nanina weza kupata mafunzo ya maadili jambo ambalo lilinijenga tabia yangu nakupenda kusikiliza na kufikiria kwa kina. Nilipofika umri wakati takribani miaka minane hadi kumi na mbili mambo niliopenda kuyafanya nikiwa mdogo ya umri huo yaliweza kubadilika kidogo na kuwa na ushindani zaidi Kipindi hichi nilipenda sana michezo ya inje hasa mpira wa miguu kukimbia na kucheza michezo ya timu nikiwa shuleni ama nyumbani Niliweza kufurahia sana kucheza mpira na marafiki kijijini, haswa pale tulipokuwa tukicheza wanjani baada ya masomo na mara nyingi tuliweza kutumia hadi jioni kucheza na kurudi nyumbani kama tumechoka. Na mbali na michezo hiyo pia nilianza pia kupenda kusoma vitabu vya hadithi na kujifunza mambo mapya darasani. Na huu ulikuwa wakati mzuri ambao nilianza kuonyesha udadisi mkubwa, kuuliza maswali mengi na kuanza kuelewa ndoto zangu za baadae. Nilipoingia ujana wa awali kati ya miaka 13 hadi 17 nilianza kupenda zaidi mambo ya kujijenga binafsi na kujiamini kwao michezo yangu iliweza kubadilika na nilifurahia kushiriki shughuli ya shule kama michezo ambao sana sana ilihusu mijadala na pia kazi za pamoja. Pia nilipenda kutumia muda na marafiki zangu, tukijadiliana kuhusu maisha ndoto na mipango ya badae. Kipindi hichi nakumbuka kimeweza kunifanya nijitambue zaidi, nijifunze kuwajibika na niweze kueleza umuhimu wanidhamu katika maisha kwa ujumla. Pia niweze kuelewa umuhimu wabidii na kushirikiana na wengine. Hatua hizi za utotoni, zimeweza kujenga maisha yangu kwa namna yake na mambo ambayo nimependa kuyafanya. Nikiwa mdogo yaliweza kuchangia kwa kasi sana au kwa kiasi kikubwa sana na mimi kuwa mtu nilie sasa hivi na kumbukumbu hizi huwa ninakumbuka na zinanipa furaha nyingi mafunzo mengi na kuonyesha kuwa ni na uzoefu mwingi katika maisha yangu.

Huwa ninapenda kuvaa nguo kulingana na hali, tukio, shughuli au musimu wa mwaka kwa sababu kila tukio linahitaji mtindo maalumu na faraja. Kwa hiyo nikiwa nyumbani huwa napendelea kuvaa nguo za kawaida na zinazokuwa zinanionyesha kuwa nina faraja kama vile suruali za mapambo, suruali ambazo ni nyepesi, shati ambazo ni rahisi au t-shirt. Hii inarahisisha harakati za kila siku na kunifanya nijisikie vizuri nikifanya kazi za nyumbani au wakati huu ninapumzika baada ya kuwa na siku ndefu Pia wakati wa majira ya baridi huwa ninapenda kuvaa sweta au koti nyepesi ili kulinda mwili dhidi ya baridi huku majira ya joto huwa napendelea kuvaa nguo nyepesi za kitamba hasaa ili niweze kupumua vizuri VI nguo kama vile za koton, ambazo zinasaidia mwili kupumua na kuepuka jasho jingi jasho la kupita kiasi, huwa napenda sana kuzitumia Kwa shule au wakati nipo chuoni au nafanya kazi, huwa napendelea nguo za kirasmi zinazofaa kwa heshima na zinazoonyesha kuwa nipo sehemu ambayo ina mtindo wa rasmi Kwa mfano, wakati huwa nikienda shule au mafunzo rasmi, huwa shati nazovaa ni zenye rangi tulivu na suluwali zilizopangwa vizuri na zinazoonyesha kuwa maisha yangu ni yapo vizuri hasaa katika masuala ya taaluma yangu. Na wakati wa kazini hasaa katika kazi za mabara yangu napenda kuva suruali ndefu na shati zilizo na mikono mirefu na kuvaa nguo za maabara ili niweze kustiri mwili wangu na kuvaa nguo ambazo zinanipa usalama wakati ninafanya kazi ili kuniepusha na athari nyingi ambazo kama veli kupata magonjwa baada ya kukutana na wadudu wadogo wadogo ambao ninawafanyia utafiti ama ajali ambazo zinaweza zikaletwa na kutumia mashine mbalimbali kwenye maabara. Katika hafla malumu kama vile harusi, sherehe za kifamilia au shughuli za kijamii, huwa napenda kuvaa suti, surwali maalum au shati zenye rangi zinazolingana na tukio hilo. Mfano, rangi na muundo wa nguo huweza kunisaidia kuzigawa nguo hizo kulingana na tukio kwa harusi napenda rangi nyepesi au angavu huku kwenye mazishi huwa napenda kuvaa rangi nyeusi au zenye unyenyekevu wa hali ya juu huwa pia ninapenda kulinganisha nguo na msimu mfano wakati wa vuli au mvua huwa napendelea kuvaa nguo zinazolinda mwili wangu dhidi ya mvua kama vile koti nyepesi au koti ambayo ni jepesi pia koti ambayo linaweza pia likasaidia baridi lisiingie Pia majira ya kiangazi huwa napendelea nguo ambazo ni nyepesi na rangi angafu ili kuzuia joto jingi ambo linaweza likafanya nikapata jasho jingi kupita kiasi. Katika shughuli za michezo au mazoezi huwa napenda kuvaa nguo za spoti ambao mda mwingi huwa ninavaa tishati suruali za michezo au viatu vinavyofaa Hata hivyo mtindo wangu wa kuvaa ni mchanganyiko wa faraja ulinganifu wa Tukio na pia huwa ninazingatia msimu, shughuli na heshima ya Tukio ambalo ninatarajia kuwepo. Kwa hivyo napenda kuwa mtanashati ili niwe hivyo lazima pia nazingatia mwili wangu jinsi unavyoonekana baada ya kuvaa mavazi mbalimbali.